Naam, kwenye maisha yangu mimi hupenda kujifunza vitu vingi vipya kama vile kujifunza nyimbo mpya kyweza kuziimba na kuweza kujifunza vitu vingine na ambafyo ni vitu maarufu kama vile kuweza kuwa na umarufu wa kuweza kuwatumbuiza watu kwa nyimbo safi safi, nyimbo za kitamaduni kama vile huku kwetu Kenya huwa utamaduni wetu, kila tamaduni huwa na aina yake ya nyimbo mimi huweza kujifunza nyimbo hizo ili nitakapoenda mahali na ambapo pana tamasha niweze kuwatumbuiza kwa uzuri na waeze kupata raha wanayostahili.

Naam siku yangu ya kuzaliwa mimi huipenda zaidi na kuisherehekea kwa njia mwafaka Mimi huweza kuwaalika marafiki familia na vile vile watu wa kijiji ili waweze kuja tuisherehekee siku hiyo kwa njia mwafaka sisi hula keki na vyakula vingine kama vile chapati, mchele, kwa watoto sisi huwapa vitu kama vile biskwiti, juisi na popcorns hizo ndizo vitu mimi huzitumia kwenye njia yangu ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Naam, mchezaji ninayempenda wa olimpiki ni mchezaji aitwaye Ferdinand Omanyala Mchezaji huyu hukimbia kwa kazi kama duma Waeza ukadhani ni duma ila ni binadamu Ferdinand Omanyala ameweza kushinda matuzo mengi barani Afrika na kuibuka kuwa mwanaume mwenye kazi saidi Afrika vile vile yeye hu huweza kujisaidia sana kuweza kueka rekodi nyingi hata anapoenda kwenye nje za nje.

Naam, mimi ni mbunifu kwa mwonekano wangu. Vile vile mimi ni mbunifu kwa kuweza kuwasaidia wenzangu waweze kuwa na ubunifu vile vile kama wangu. Mimi huweza kuwaelekeza pale wanapokosea na kuweza kuwaonyesha njia inayostahili na kuwaelekeza kwa maelekezo na ambayo ni muhimu. Vile vile pale kijijini sisi hufanya kazi yetu kwa ubunifu ili kuweza kuisaidia nchi yetu kuweza kukuwa kwa kasi na ieze kuifikia miji mingine mikubwa mikubwa.

Naam, wakati mwingi sisi hufanya kazi kwa timu sisi husaidiana kwenye kazi ili mtu asieze kupata uchofu kwa haraka Unapofanya kazi peke yako huwa unapata uchofu kwa haraka na unaishiwa na nguvu kwa haraka Bali mnapokuwa na timu na ambayo inachapa kazi kwa ubunifu Huwa mnakuwa na umoja na nguvu na kuweza kuifanya kazi ile kwa haraka na kwa ubunifu na ustaarabu Mimi hupenda kufanya kazi na wenzangu.

Naam, mimi hupenda hadithi za ajabu ama ndoto za ajabu kama vile wakati wetu tukiwa watoto wazazi wetu walikua wakituhadithia hadithi za mababu zetu na hadithi za apo awali vile dunia ilivyokaa na ilivyokuwa na muonekano wa ajabu Mimi nilizipenda hadithi zile ili hadithi zile huweza kukuza mtu kiakili na kuweza kupa mtu manufa mengi na kuweza kupanua akili ya mtoto ili aweze kufikiria kwa haraka na kuweza kufafanua mambo mengi.

Naam, mahusiano na ambayo ninayo na wazee wangu ni kama vile huweza kujumuika nao waeze kunifunza mambo mazuri, waeze kunifunza kuwa na heshima tabia nzuri na kuwa na mwonekano unaostahili. Unapokaa na wazee wakongwe huwa wanakufunza mambo mengi na kukupa maadili mengi na kukufunza jinsi dunia itakavyo na jinsi dunia ilivyokuwa hapo awali kukupa mawaidha na vile vile kukuhadithia hadithi za kitambo. Mimi hupenda kujumuika na wazee ili kwa kujipa furaha na kuweza kuburudika na kwa maneno matamu na vichekesho vingi.

Naam, wakati ni na wasiwasi, mimi huweza kutafuta mahali ambapo ni patulivu, au wakati mwingine mimi huweza kutembea kwenye mito mikubwa ama bahari ili kuweza kupata hewasafi na kuweza kujipa raha mwenyewe ili kuweza kutoa wasiwasi au wakati mwingine mimi husikiliza nyimbo kama za country music nyimbo tulivu na ambazo ni nyimbo zinaeza zika kuondolea msongo wa mawazo.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kutembea kwa miguu ili kuweza kupunguza uzito wa mwili na kuweza kupunguza mafuta mengi vile vile kutembea kwa miguu husaidia mwili kwa kutoa magonjwa kama vile kuwa na uzito mwingi na vile vile kutembea kwa miguu ni kufanya mazoezi Mimi hutembea kilomita saba kila siku ili kuweza kujenga mwili wangu.

Naam, mimi hufanya mazoezi marambili kwa siku, asubuhi na jioni. Mda wa asubuhi ninapoamka, mimi hufanya mazoezi ya kukimbia kilomita kadhaa. Wakati wa jioni ninapomaliza siku yangu ya kazi ndefu, mimi huenda kwenye jimu kuinua vyuma vizito vizito ili kuweza kupunguza mafta mwilini na kujenga misuli yangu. Mimi hupenda mazoezi zaidi kwa kujenga mwili na afya yangu.

Naam mimi hupenda kula mkate wa king's meal bread kuna mikate aina nyingi ila hua na ladha mbaya Lakini king's meal bread ndiyo mkate na ambao mimi hupenda zaidi mkate wenye ladha safi ladha tamu na mfutio Mkate wa king's meal bread ndiyo mimi huweza kuula kila siku asubuhi niamkapo kabla ya kuanza shuguli zangu za siku.

Naam, mimi huchukua muda wangu kwa kujiandaa kabla ya kwenda mkutanoni. Mimi hutafta mambo na ambayo nitaeza kuwahotubia wanakijiji ama wananchi nitakapoitwa kwenye jukwaa. Mimi hutafta mambo mazuri mazuri, mambo ya maendeleo na mambo na ambayo niyakufaana na ya kufunza. Ili fijana waeze kufuta mtindo huo na kueza kuendelesha nji Tutakapostaafu mimi hupenda mikutano kwa sababu hua ina mafunzo mazuri.

Naam, nimi hupenda kula mchele mara nyingi. Mimi hula mchele mchana kwa sababu ya kuto kuwa na uchofu mwingi. Mchele husaidia mtu kuweza kumuondolea uchofu kwa sababu ukila vyakula vingine kama ugali ama vyazi, unaweza ukapata uchofu mwingi kwa sababu ni vyakula vizito. Mchele ndio chakula na ambacho mimi hupenda kula mchana mara nyingi, nina poenda kazini.

Naam. Simu ambayo mimi hupenda kutumia ni iPhone 16 Pro Max. iPhone ni simu ambayo mimi huipenda zaidi kwa muonekano wake. iPhone huwa ina kamera tatu. iPhone vile vile hutumika kwa kupiga picha safi, kurekodi video safi na vile vile inamuonekano mzuri. iPhone ina storage kubwa ya kuweza kuhifadhi vitu kama vile picha video na vitu vingine vingi. Vile vile nyimbo za audio unazi hifadhi pale kwenye storage ya iPhone 16 Pro Max. Mimi hupenda kutumia mfumo huo wa simu kwa sababu ni mfumo bora na wakupendeza.

Naam teknolojia ya sauti ilianzia enzi za kitambo pale palipokuwa tulipokuwa tunatumia cd wakati mwingine teknolojia ya sauti huwa tunaitumia kwa kuweza kujirekodi kwa maongeo tunarekodi maongeo hayo ilikuweza kuwasiliana na wenzetu mimi hupendelea zaidi kutumia teknolojia ya sauti ili kujiwezesha kuwa na sauti nzuri, sauti nyororo na sauti ya kupendeza Mimi hutumia teknolojia ya sauti mara mingi ili kuweza kuwasiliana na jamii.

Naam, mimi ni na mazoea ya kuwahi mahali popote ni napohitajika. Kama ni kazini ama kwenye kampuni, hata ikiwa ni kazi yangu mimi hupenda kuwahi. Mimi ni mtu wa kuwahi wala si mtu wa kuchelewa. Mimi hupenda kuwahi ili kuweza kufanya kazi yangu vizuri na kufanya kwa wakati unaofaa. Wakati mwingi sipendelei kuchelewa kwa sababu ukichelewa kazi utaifanya vilivyo ama hautaifanya kulingana na ulivyo ipanga Mimi hupenda kuwahi wakati mwingi ili kuweza kufanya kazi yangu vizuri na kuifanya kwa wakati unaofa na nipate muda wangu wa mapumziko.

Naam kuna aina nyingi ya juizi za matunda bali kwangu mimi hupenda kuitengeneza juizi ya matunda kama vile maembe maembe huwa na testitamu zaidi mimi hupendelea kutengeneza juizi ya maembe wakati kuna jotojingi ama wakati kuna juakali ama wakati wangu wa mapumziko mimi tena hupenda kuitengeneza juizi ya maembe ili nieze kutulia ni kieza kupata kinywaji hicho Mimi huhupenda juisi ya maembe zaidi kushinda vinywaji vya aina nyingine juisi hiyo huwa tamu na yenye ladha safi.

Naam, wakati wa msongo wa kazi, mimi huweza kurauuka mapema, najiandaa, napata staftahi yangu, nawalisha mifugo, nafanya kazi za nyumbani iliniweze kutoka kuelekea kazi ni mapema Ninapofika pale kazi ni mimi huianza kazi yangu kwa haraka na kufanya kwa ustarabu na kwa umakini Mimi huzifanya kazi zangu haraka ili niweze kuokoa wakati na kuweza kufanya kazi nyingi hili sisi, zisije zikaniweza baadaye.

Naam mimi hupenda chakula chenye mafuta bali sio chakula chenye mafuta mengi zaidi Chakula chenye mafuta mengi zaidi huweza kudhuru afya Wakati mwingine kinaeza kikakupa magonjwa ya kolesterol na magonjwa mengine mengi Mimi hupenda chakula chenye mafuta kiasi chakula chenye kina mafuta kwa kiwango fulani bali sio kwa mafuta mengi zaidi Mimi sihezi kula chakula kisicho na mafuta kwa sababu ladha yake huwa ladha mbovu sana.

Naamu Nimeweza kujaribu vyakula vingi vya kigeni ila nime vyakula na ambavyo nilivyovipenda ni pizza Pizza ni nilijaribu pale italia Pizza huwa ina ladha safi na harufu nzuri Pizza ni chakula kitamu zaidi na niliweza kukipenda chakula cha kizungu vile vile niliweza kujaribu sushi pale japan ni samaki mbichi na roll za baharini huwa ni tamu sana.

Naam mimi hupenda kusoma habari kupitia mitandao mitandaoni ni rahisi kupata na updates vile vile kwa haraka mitandao huwa ni rahisi kupata news kama vile kupitia bbc cnn aljazeera na zingine nyingi gazeti huwa ni ngumu kuweza kupata kama humu vijijini. Gazeti zilitumika enzi zile za kitambu lakini kwa teknolojia ya kisasa sisi hutumia mtandao kuweza kupata habari kwa kina.

Naam, mimi ni mpiga kura sugu, mimi hupenda kuchagua viongozi na ambao ni viongozi wanamuonekano mzuri, viongozi wachapa kazi, viongozi wenye heshima, viongozi wenye ubunivu kwenye kazi yao, viongozi na ambao wana maono ya maendeleo, kuweza kusaidia nchi na kuweza kuinua nchi, kuweza kuinua uchumi wa nchi, kuweza kuleta maendeleo katika nchi na kuweza kuongeza maendeleo kwenye nchi yetu na vile vile kwa vijiji vetu. Mimi huchagua viongozi na ambao ni wazuri kwa maendeleo Bali sichagui viongozi ovyo ovyo wanao kuwa na vitu vya ovyo mimi huchagua viongozi na ambao ni wazuri kwa kuzaidia nchi na kuzaidia wananchi.

Naam kahawa ndiyo ni nayo ipenda ina ladha safi ladha laini na nitamu asubuhi ninapoamka mimi hutengeneza kahawa wakati mwingine mimi hutengeneza kahawa nyingi ni ili niweze kuibeba ninapowahi kazini Wakati wangu wa mapumziko nieze kunywa kahawa ndiyo na ambayo mimi hupenda kunywa wakati wangu mwingine.

Naam kwetu nyumbani kuna kazi nyingi za kufanya Kwa hivyo kwetu huwezi ukapata muda wa kupoteza kwetu tuna ng'ombe, kuku, ngurue, bata na wengine wengi sisi huwapa chakula, maji na vitu vingine kwetu sisi kufanya kazi nyumbani ni kama ibada Hakuna muda wa kupoteza Ukiwa kwenye likizo ndefu huwa mtu ana muda mwingi wa kupoteza ila kama una kazi unayoweza kufanya, unapaswa kufanya kwa muda na kwa wakati ili kuweza kuokoa masaa.

Programu sa simu na ambazo mimi hutumia ni nyingi kama vile google, whatsapp, facebook, twitter ila mimi hupenda kutumia google sana ili kuweza kupata updates na ambazo ni muhimu mimi huweza kuingia pale na kusearch kuweza kupata updates na ambazo nina zihitaji na kuangalia kwa kina na kwa undani ili kuweza kujua yanayojiri na vile dunia inavyoendelea.

Naam nimeweza kujilinda kutokana na vitisho vya mitandaoni kama vile kuweza kuweka password na ambazo haziezi zikajulikana na mtu Mimi huweza kutumia nenosiri na kubadilisha mara kwa mara ili mtu asije akagundua ni password gani ambayo ninaitumia. Mimi hubadilisha neno siri kwa kuweka namba jina na wakati mwingine kutumia alama ama mimi vile vile hutumia vidole kwa kuweza kujiweka salama kutokana na vitisho vya mitandao.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kucheza na watoto. Haswa wakati wangu wa mapumziko ama wakati wangu wa likizo. Watoto ni watu na ambao wanaeza wakakupa furaha, mwonekano mzuri na vile vile wakakuchangamua. Unapocheza na watoto haswa mpira wakandanda huwa ni mazoezi vile vile. Mimi hupenda kujumuika na watoto ili tuweze kucheza na kujibamba nakuweza kupata furaha zote kwa pamoja. Mimi hupenda kucheza na watoto muda wangu na ambao sina kazi ya kufanya ama wakati wangu wa mapumziko.

Naam, njia na ambayo mimi hutumia kupanga kazi yangu ni kama vile kutenga mda sahihi ili kuweza kufanya kazi zingine na kuweza kupanga mda mwingine kufanya kazi za nyumbani Mimi hupanga kazi zangu vizuri na kuweza kuzifanya kwa mda unaofaa na kwa wakati unaofaa Sipendile tu kufanya kazi kwa pamoja Kila kazi ina muda wake, mimi hupanga kazi zangu vizuri ili nitakapo zifanya ni sione kuwa naenda hasara Mimi hutumia mda wangu kueza kujipanga vizuri na kupanga kazi zangu na kuzifanya kwa mda unaofaa na kwa ustaarabu.

Naam mimi hupenda sebuleni, sebuleni ni chumba maalum pa kupokelea wageni Sebuleni huwa hupambwa kwa vitamba maridadi, picha na hupakwa rangi ambayo ni rangi ya mvuto Sebuleni ni mahali na ambapo pa kupokelea wageni wanapoingia nyumbani kwenu waweze kupumzika pale Muwapee vinywaji wanavyovitaka na vile vile muweze kuburudika wote na kujuana kwa undani Sebuleni ndicho chumba mimi hupenda zaidi. Sebuleni ni mahali patulivu, mahali pa kuweza kujuliana hali na vile vile kuweza kujuana kwa undani.

Naam! Siku yangu ya kuzaliwa mimi huwaalika marafiki zangu ili waweze kuja kusherekea pamoja nami siku yangu ya kuzaliwa mimi hununua vitu vingi kama vile keki nyama chapati na vinywaji vya aina mingi kama soda juisi na vingine vingi sisi huweza kusherekea siku ile kwa kujitumbuiza na nyimbo komendi fupi fupi na vitu vingine vingi siku ile mimi huipenda sana maishani mwangu.

Naam mimi hupenda kulalia kitanda kizuri bali si kitanda kigumu Kitanda kizuri huwa ni kizuri na unaeza ukapata usingizi mwanana na usingizi mtulivu Ukitumia kitanda kigumu unaeza ukapata maumivu kama vile kufinywa mbavu na hata wakati mwingine unaeza uka amka ukiwa umeganda upande mmoja Bali kutumia kitanda kizuri ndicho mimi hupendelea zaidi kueza kutumia.

La mimi sisomi gazeti mimi hutumia simu ili kuweza kutafta updates na ambazo ni za maelezo ama taarifa gazeti zilikuwa zinatumika enzi zile za kitambo ambapo hakukuwa na teknolojia ya aina yoyote Lakini miaka ya kisasa sisi hutumia teknolojia kuweza kupata manufaa mengi gazeti ilikuwa inasomwa na watu wa kitambo.

Naam wakati wa jua au joto kali mimi huenda kutembelea swimming pool ilikuweza kupiga mbizi kuondoa joto jingi mwilini vile vile pale ndipo mtu huongeza ujuzi wake wa kupiga mbizi Wakati mwingine mimi hukaa chini ya mti ilikuweza kupata upepo mwanana upepo mzuri na kuweza kupata utulivu wa hali ya juu.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kutembelea mito mikubwa ili kuweza kuona maji yanavyoenda kwa kasi sisi huandamana na marafiki ili kuenda kupiga mbizi, kuweza kuongeza ujuzi wetu vile vile tunapotumwa kuenda kuteka maji, sisi huenda pale na kufanya tulivyoagizwa kuweza kurudi kwa wakati ili tuweze kupata muda wetu wa mapumziko wa kuenda kuweza kutembelea mito mikubwa ili kuweza kujiburudisha na kuweza kusoma mingi kupitia mito.

Naamu mimi hufanya kasi ya ushirikiano na wenzangu kwenye timu yetu ya kasisi sisi ushirikiana kwa mambo mbali mbali kama vile kupeana mawaidha kusaidiana na kuinuwana kimaisha Sisi huweza kusaidiana na kushirikiana kwa kina ili kuweza kusaidiana ili mtu aweze kuhishi maisha yanayostahili na maisha ambayo ni maisha mazuri maisha matamu na maisha ya kupigiwa mfano.

Naamu, kwa upande wangu mimi isipendelei siku za mfuwa Kwa sababu siku za mfuwa huwa inanyesha mfuwa kubwa na maji husimama maji hufurika kila pande na husimama na kuweza kuwa hifadhi wadudu kama vile mbu na wadudu wengine wabaya Mbu huwa ni mdudu nambaye ana marathi makali kama vile malaria na magonjwa mengine siku za mfuwa huwa naonanga ni dhulma kwa binadamu.

Naam, kinywaji na ambacho mimi hupenda zaidi ni soda. Soda ndio kinywaji na ambacho mimi hupendelea kunywa wakati kuna joto jingi, wakati wajua kali ama wakati nina mda wa mapumziko. Mimi hupenda kutumia kinywaji cha soda sana kwa sababu hunituliza na kuniparaha na kuniondolea uchofu.

Naamu, mimi napenda mbwa sana, mbwa ndiye mnyama na mbaye napenda kumfuga nyumbani kwa sababu mbwa hulinda mtu kwa kutokana na wezi wanyama na vitu vingine Mbwa ndiye mnyama na mbaye mimi humpenda hana garama nyingi Mbwa ndiye mnyama na mbaye mimi hupenda kumfuga zaidi na ndiye mnyama na mbaye napenda kwa kuwa ni mlinzi pia.

Na mimi hujitunza kupitia vitu vingi ili kuweza kujiepusha na mambo mengi yanayoweza kuniharibia afya yangu. Mimi huweza kukaa mbali na vitu na ambavyo najua vinaweza kuniharibu kama vile mitandao mibaya na vile vile kujiondoa kwenye makundi mabaya kama ya kutumia mihadarati na vitu vingine. Mimi nina penda kujitunza zaidi.

Naam mimi hutumia video kwa mawasiliano naweza kujirekodi kwa muda wa dakika ama dakika kumi na tano ama saa zingine kwa ili kuweza kuwasiliana na jamii ama mtu anayehitaji mawasiliano ya video Mimi hutumia mawasiliano ya video wakati mwingine ila si kwa kila wakati ama kwa kila mtu.

Naamu mimi hukaa hadisa sita usiku nikiutazama mpira mimi hupenda mpira kwenye maisha yangu mimi hutazama ligi mbali mbali kuangalia timu zenye ushindani kuona timu ambazo Zinacheza mpira wakisasa mpira watikitaka na timu ambazo hushinda matajimengi kama manchester city hiyo ndiyo timu ambayo ni bora duniani ikifuatiwa na real madrid.

Naam, kuna lugha nyingi na ambazo ningeweza kupenda kujifunza. Ila lugha moja ndiyo na ambayo ningependa zaidi na ni lugha ya kijerumani. Mimi hupenda zaidi kuweza kujua lugha ya kijerumani ili nitakapoenda pale matembezi niweze kuweza kuwasiliana na wenye nchi hiyo kwa uzuri na ustaarabu. Kijerumani ndiyo lugha na ambayo mimi ningetaka kujua maishani mwangu kuweza kuongeza ujuzi wangu wa kujua hiyo lugha.

Naam, mimi hutumia suruwali kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume Suruwali ndiyo nguo na ambayo mimi huivaa muda mwingi Wakati mwingine unaeza ukanipata nimevaa kitu kiitwacho kinyasa bali mimi hupendelea suruwali refu Suruwali refu ndiyo kitu na ambacho mimi hupenda kufaa zaidi kwnza wakati wa matembezi hili nieze kujiepusha na kugwarwa na miti au vitu vingine barabarani ama kwenye njia ya migu.

Naam kumbukumbu na ambayo ninayo ya utotoni ni wakati nilipokuwa mtoto nilifanya mambo mengi zaidi kama vile kukuza talanta yangu ya uchezaji wa mpira wa miguu Mimi ni mchezaji mzuri na ningeweza kuibuka kuwa mchezaji mzuri Afrika Ndio Afrika tunawachezaji wengi wazuri kama vile Sadio Mane, Salah na Riyad Mahrez ila pia mimi ningeweza kupenda kuwa miongoni mwa wachezaji bora Afrika Ningeweza kupenda kufikia viwango vya Lionel Messi ama Ronaldo.

Naamu, mimi ni mtu wa kurauka mapema ili kuweza kujipanga na kufanya kazi zangu za nyumbani ili niweze kuwahi kazi ni mapema Mimi huamka asubuhi na mapema mdawa Saakumi na moja unusu ama saakumi na moja kamili ili kuweza kujipanga na kuweza kunjitayarisha vipasavyo ili niweze kuwahi kazi ni mapema.

Naam ningeweza kupenda kazi yangu iweze kuinuka zaidi Iwe kazi ya viwango vya juu iweze kuthaminika kwenye nchi yangu yote na hata bara la afrika vile vile ningependelea kazi yangu iweze kuthaminika hata nchi za nje kama vile Urusi, Uingereza, Uarabuni, Uispania, Italia, Urumi na vile vile umarekani, ningeweza kupenda kazi yangu, iweze kuimarika na kujulikana kwenye dunia nzima ili niweze kupata usalishaji mzuri na niweze kupata faida mzuri.

Naam wakati mwingi mimi hutumia mtandao kwa sababu kazi zangu nyingi mimi huzifanyia kwenye mtandao Mimi hutumia programu kama vile google, youtube, whatsapp, facebook na x kuweza kuimarisha kazi yangu na kuweza kuuza sera Mimi huweza kuadvertize kazi zangu pale kwenye mitandao ili watu waeze kujua kazi nambazo ni nasifanya Mimi hutumia mtandao kwa muda wa masaa manane ama hata zaidi.

Naamu mimi hupenda mvua mvua husaidia kwa manufaa mengi kama vile kukuza mimea kufanya mimea kuna wiri Wakati mwingine mfua husaidia kwa kukuza nyazi na chakula cha ngombe kama vile nepiar grass mahindi na vitu vingine mvua husaidia kwa kuleta hewa safi kumaliza fumbi na kuweza kusaidia vitu kukua kwa haraka.

Naam, rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya samawati. Samawati ndiyo rangi ilio na uvmvuto na ndiyo rangi inayotumika na team yangu ninayoisapoti ya mpira. Hii rangi hiyo mimi huipenda zaidi na ata mahali kwangu kwingi nimeweza kutumia rangi ya samawati. Samawati ndiyo rangi ninayoipenda zaidi.

Naam, wakati wangu wa jioni baada ya kazi nyingi za siku, mimi huweza kujiandaa vizuri, kuweza kupika chajio, napomaliza kupika chajio mimi huenda sebuleni, na kuweza kutafuta filamu na ambazo ni za vichekesho, kuweza kujiburudisha, kuweza kujituliza, kuweza kupata raha, na kuweza kujionea mengi yanayojiri ulimwenguni Mimi huweza kuzitazama video hizo na ama filamu hizo kabla ya kulala.

Naam, mimi hufanya vitendo vingi vya wema kama vile kusaidia watu wasiojiweza, kusaidia jamii kupa watu mawaidha, vile vile mimi huzitembelea shule kuweza kuwapa usaidizi, kuweza kuwanunulia vitabu, kuwapa nguo, kuwanunulia chakula na vile vile kuwapa zawadi kwa wanafunzi na ambao wanafanya vyema kwenye masomo yao. Mimi hupenda kufanya wema kwa kila mtu ili niweze kujiendeleza na kuweza kujipa sifa nzuri.

Naam mimi hupenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao naweza kuona watu na ambao wanafanya vitu vya kupendeza na vitu vipya vipya Mimi huweza kupenda kujifunza mambo mapya ili kuweza kujiimarisha na kuweza kujifunza vitu vingine na ambavyo sina Mimi hupenda mambo mapya sana kwa sababu husaidia mtu kwa kufunguka akili na kuweza kuona mengi.

Naam, mimi hutafuta muda wangu wa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi muda ninaopendelea mapumziko ni muda wa jioni baada ya kufanya kazi zangu kwa umakinifu na kuzifanya ziwe kazi za kupendeza muda huo wa jioni ndio muda mimi huwa napata wa kupumzika Wakati mwingine mimi hupendelea kupumzika kwa kupitia nyimbo, filamu na au video za vichekesho Hua ndo muda wangu wa kuweza kutulia viz.

Naam kipawa na ambacho ni konacho ni kipawa cha kucheza mpira ama kupiga mbizi Wakati wangu mwingi wa mapumziko mimi hupenda kucheza mpira wa kadanda mpira wa kadanda ndio kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kwa sababu huwa kinakuza taranta na huwa kina weza kikakupeleka mbali kama vile wachezaji wengine wakubwa wakubwa wenye majina tajika na wachezaji wenye haiba ya juu Mimi hupenda kucheza mpira wa kadanda sana.

Naam, wakati mwingi mimi husafiri kwa kutumia gari, kwa sababu mahali ninapoenda kazi ni kilomita katha huwezi ukatembea kwa miguu Wakati mwingi sisi hutumia magari kuweza kusafiri ilikuweza kufika kwa muda unaofaa usije ukachelewa kwa kazi sisi husafiri kwa magari ilikuweza kuwahi kazini mapema.

Naam mimi hupumzika kwa kusikiliza nyimbo za country music country music ndizo nyimbo na ambazo mimi hupenda kusikiliza Baada ya siku ndefu mimi hutafuta mahali na ambapo ni patulivu na kuweza kusikiliza nyimbo zile nyimbo zile hunipa raha na kunipa utulivu wa akili na kuniondolea mzongo wa mawazo.

Naam, wakati mwingi mimi huweza kuwapa watu mafunzo kama vile kuweza kuwatia moyo ili wasijewaka Wakajiona na ambao ni watu wasiofaa kwenye jamii Mimi huwasaidia kuweza kuwatia moyo kwa mafunzo, mawazo mazuri na kuweza kuwapa mwelekeo mzuri ili waeze kuwa watu wazuri kwenye jamii.

Naam, mimi hupenda kuziangalia nyota, wakati mwingi wa usiku, kwanza wakati wa giza totoro, mimi hutoka nje ili kuweza kuziangalia nyota nyota nyingi huwa ziko juu zaidi na mbali na dunia, zingine hung'aa zaidi na zingine huwa hazina mwanga mwingi, nyota hurembesha anga kwa umaridadi wake.

Na'am, kwa familia yetu sisi tuna bustani kubwa zaidi. Mimi napenda bustani la maua na maua yenye mvuto. Maua yenye harufu nzuri na maua yenye kala nambayo ni nzuri. Mimi hupenda maua zaidi kwa kuweza kuwavutia watu na kuweza kuyauza. Maua mimi huyauza hadi nchi za ng'ambo. Kama vile Marekani na nchi zingine. Maua imekua gunzo na kwa maisha yangu mimi maua ninayapenda sana.

Naam nimeeza kuziona manzari nyingi nzuri ila kuna manzari moja ilikuwa nzuri saidi Mandhari ile ilikuwa pale naivasha Mandhri ile nilieza kuitembelea pale na kuweza kupumzika kupata utulivu wa akili na kuweza kupata manufaa mazuri mahali pale ni pahali pazuri pa kuweza kujituliza ku undoa msongo wa mawazo na kutufa uchovu.

Naamu zoealangu nzuri ni kama vile kuweza kurauka mapema kujipanga kuwapa mifugo vyakula kuweza kufanya kazi zangu za nyumbani kabla ya kuweza kuwahi kwenye kampuni yetu Mimi huamka asubuhi na mapema kila siku ili kuweza kujipanga di ili niweze kuwahi kazi ni mapema na kuweza kufanya kazi yangu kwa ustarabu na umakini.

Naam kwa wakati wangu wa likizo ama mda wangu wa mapumziko, mimi hupenda kuitembelea misitu mikubwa mikubwa ili kueza kuona ndege, warembo, ndege na ambao ni wakupendeza kama vile tausi, kasuku, chiriku, mbayuwayo na ndege wengine wengi. Kwa mda wangu wa mapumziko, mimi hupenda kutembea misitu hili hata vile vile kueza kuona miti mikubwa mikubwa na miti ya aina nyingi na kueza kupata harufu nzuri na kueza kupata hewa safi.

Naam mimi huvaa saa muda mwingi ili kuweza kuangalia masaa Wakati mwingine mimi hupendelea kuvaa saa ili niwe kwa mwonekano mzuri kwa kunirembesha vile vile saa husaidia mtu kwa kuweza kuangalia wakati na muda unaostahili kufika kazini ama kutoka kazini au kuweza kuangalia muda wako wa mapumziko.

Kumbukumbu na ambayo ninayo ya kutisha ni ile ndoto niliyoota hapo awali. Kuna ndoto nyingi na ambazo ni za kutisha na zimeishi kuwa kumbukumbu kwenye maisha yangu Ndoto zile za ajabu hutisha zaidi na huwa zinastua sana Mimi nikiota ndoto zile huwa naamka mbio na kujiangalia iwapo nipo salama ama sio ndoto, ilikuwa ukweli Bali ninapoamka najipata nilikuwa kwenye ndoto.

Namu, mimi ni mfugaji. Nimeweza kuwafuga wanyama kama vile ngombe, ngurue, kuku, bata, tausi, na vile vile sungura. Mimi hupenda ng'ombe zaidi kwa sababu ng'ombe hunipa manufaa mingi kama vile maziwa, nyama, ngozi, na vile vile ngombe huuzwa kwa pesa nyingi. Ng'ombe huwa na faida nyingi kuliko wanyama wengine. Mimi hupendelea kumfuga ng'ombe zaidi ila nimewafuga wanyama wengi. Bali ng'ombe ndio ninao wengi zaidi.

Naam, mimi hupenda kuwa mahali patulivu, mahali pana mandhari nzuri, mahali panavutia, mahali pasafi na mahali ambapo ni pazuri Mimi huenda pale kuweza kutulia, kusikiza nyimbo zangu za country music Wakati mwingine mimi hujilaza pale ili kuweza kuondoa msongo wa mawazo, kuweza kutoa fikra na kutoa uchovu pale.

Naamu mimi hupenda mnyama ngombe ngombe ndiye mnyama na ambaye mimi humpenda kwa sababu ngombe hua na manufa mengi ngombe hutupa maziwa nyama na vile vile ngozi yake hutumika kwa kutengeneza viatu kushona mishipi ya kufunga kiunoni na vile vile ngombe hua manyoya yake hua hutumika kwa kukuza mimea ni fertilizer pia.

Wakati mwingi mimi hupata habari kupitia mitandao kupitia simu kupitia faraha kama zile whatsapp youtube ama facebook Hivo hapo ndipo mimi hutoa habari nyingi na habari nyingi kwa kina pale ndipo mimi huweza ku huweza kuingia ninatafuta habari na ambazo zinazojiri.

Naamu, mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kuweza kuandika ujumbe, kuweza kurekodi video ama vile vile kuweza kutasama filamu nambazo mimi nazipenda Mimi hutumia kompyuta wakati mwingi ili kuweza kutuma arafa, kutuma ujumbe mfupi kwa jamii ama kwa nchi ama vile vile kuweza kuuza sera za kampuni yetu, kuweza kuimarisha kazi yetu na kuweza kuadvertize kazi yetu.

Naam, mimi napenda kuimba. Mimi huimba nyimbo nyingi kama vile country music na nyimbo zingine za kitamaduni kama vile nyimbo za kikuyu, kimasai, kikalenjin na lugha zingine za kenya na ambazo sielewi vile vile mimi hupenda nyimbo zao kwa sababu zina mafunzo zingine huimbwa vizuri ila lugha ile siiyelewi.

Mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi kwa kuweza kuipanga kazi yangu kwa ufasaha ili huo mwezi niweze kujiimarisha na kuweza kuimarisha kazi. Sipendelei kuweza kusongomanisha kazi ama kuweza kuwapa watu kazi nyingi. Sisi hujipanga kuweza kufanya kazi kwa ustaarabu ili tuweze kuendeleza kazi zetu vizuri na kuweza kuzimakinisha ili ziwe kazi bora.

Naam wakati nina mgogoro na mtu mimi hujiondoa na kujitenga kabisa naye Mimi sipendelei kuwa na migogoro na watu Bali wanaponitafuta au kuweza kunigombanisha mimi huwaondokea na kuweza kutafuta mahali na ambapo ni patulivu mahali na ambapo panapendeza na kuweza kujiburudisha pale kuondoa mawazo mengi kuondoa hasira na vile vile hu mimi husikiza nyimbo na ambazo ni za country music husaidia mtu kwa kuondoa mawazo.

Naam ninapotaka kustarehe mimi hufanya kazi zangu haraka ili niweze kupata mshahara wangu niweze kutafuta mahali na mbapo ni mahali pana mandhari mzuri pana muunekano mzuri mahali pasafi ile niweze kustarehe vizuri kwa tulifu kuweza kuondoa uchovu kuweza kujipumzisha pale kwa siku ndevu ama kwa mwezi mrefu wa kazi Mimi hutafuta mahali na ambapo ni pazuri kuweza kujiburudisha na kustarehe pale kwa utulivu.

Naamu, ninapokuwa nyumbani mimi hufuraia saidi kwa sababu mimi ufanya kazi za siada kama vile kufagilia ngombe mahali wanamolala, kuwapa chakula, kutembea, vile vile mimi huchukua mpira ili kuweza kuimarisha viwango vyangu vya uchezaji Mimi hupenda zaidi niwe mchezaji bora barani Afrika na vile vile duniani nzima.

Naam mimi huoga mara moja kwa siku asubuhi ama jioni kwa sababu ya kazi ninayoifanya sio kazi ya kutoka jasho au sio kazi ngumu Bali unapofanya kazi ngumu unapaswa kuoga mara mbili kwa siku asubuhi unapoamka na jioni unapoingia kulala ili kuweza kuondoa harufu mbaya ya jasho uliyopata mchana kutwa ila mimi hufanya kazi za afisi ndomaana huwa mimi naoga mara moja kwa siku Kwa sababu kaza ile haina joto jingi hautoki jasho mingi NDo maana mimi huoga mara moja kwa siku.

Naam kama nilivyo sema awali, rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati. Mimi huipenda samawati na ndio nimeweza kui. Pamba kwenye nyumba yangu, mimi vile vile hupenda nguo za samawati. Kwa sababu pia ukiangalia kwenye anga, pia ina mawingu ya na rangi ya samawati. Vile vile timu yangu ya mpira ni nayo isapoti uingereza huvaa jazi za samawati. Mimi huipenda rangi ya samawati sana.

Naam mimi huzigawanya taka zangu kwa kuziweka mahali panapo stahili taka na ambazo haziezi zikatumika tena mimi huzihifadhi mahali pa kutupwa Bali taka zile zinaweza zikatumika tena mimi huzihifadhi mahali pazuri ili kuzipeleka kwenye viwanda vya kuweza kuzitengeneza upya siweze kutumika taka zile na ambazo hazitumiki tena mimi huzihifadhi mahali zinakuja zinachukuliwa ili kuweza kuenda kutupwa ama kuchomwa.

Naam wakati mwingi mimi hupendelea kunyoa sipendi nywele ndevu au ndevu refu Mimi hupenda kukaa nikiwa kichwa kikavu ilikuweza kupenyesha hewa na kukua na muonekano mzuri Unapokuwa na nyuele ndevu zaidi huwa u haupendezi na wakati mwingine kunaponyesha nywele ile huhifadhi maji na haikauki kwa haraka Ha ha.

Naam, kazi ni nayoidhamini sana ni kazi za mtandaoni. Kazi za mtandaoni hulipa vizuri na vile vile huwa ni kazi nzuri na ni kazi vile vile za kufungua akili na kuweza kupanua mtu mawazo. Kazi zile husaidia watu wengi kwa sababu humu njini hakuna kazi nyingi za kuweza kuandikwa. Watuengi wameeza kujiunga na kazi za mtandaoni. Hiyo ndio kazi ni nayoidhamini vizuri na kazi inalipa vizuri.

Naam, mimi huishi mahali niliposaliwa mahali pale huwa na kazi nyingi kazi pale ni nyingi kuliko wafanyikazi mahali pale huwezi ukapata mtu na ambaye hana kazi ya kufanya kila mtu hujituma hufanya kazi kwa bidii ili kuweza kujikimu kimaisha mahali pale vile vile pana vitu vingi vya kutazamwa kama vile kuna miusiam yaani makavazi kumeza kuifadhiwa vitu vya samani, vitu vya kale, mifupa ya kale na vile vile picha za kale. Watu huja pale sana sana wazungu huja pale kueza kuvitasama na kueza kuvumbua saidi.

Naamu mimi hufuatilia video nyingi kupitia mitandaro kama vile youtube facebook na tik tok, tik tok ndipo unapopata video fupi fupi za kuweza kutazama na video za vichekesho vile vile facebook huleta video fupi fupi ila youtube ni mahali unaeza uka search video zilizopita video za kitambo uweze kuzitasama.

Naam, nimeweza kuhudhuria tamasha nyingi za mziki. Mziki kama vile wa Tony Young ni mziki na ambao ni wa Kikuyu. Nyimbo zile hunipendeza zaidi ni nyimbo za mafunzo. Nyingine ni nyimbo za mapenzi, zingine ni nyimbo za vichekesho zaidi. Ukianza kuhudhuria mziki huo ama tamasha hilo huwa mtu hupata nafuu na kuwa na utulivu mzuri kupata mafunzo. Vile vile mnaweza mkajumuika pale mkapatana marafiki mlio poteana kwa mda mrefu.

Naam, sherehe yangu ya kupendezwa ni mahali na ambapo, tunaweza tukakusanyika marafiki, ndugu ama familia, tuweze kusherehekea kwa pamoja, tuweze kupeana mawaidha, tuweze kukuzana kimawazo na vilevile kusaidiana kimaisha mahali pale ndipo mimi husherekea zaidi hata kuliko, sherehe singine za kijamii pale ndipo mtu huweza kuwa na maadili tabia nzuri na vile vile hupata mafunzo nambayo ni muhimu kwa maisha.

Naam, kile kitu na ambacho mimi hufanya ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati ni kama vile Kurauka mapema, asubuhi na mapema ili kuweza kujipanga, kujitayarisha ili niwahi kazini mapema nieze kuanza shuguli zangu za siku iyo mapema, niweze kufanya kazi yangu kwa umakini, kwa ubunifu na ustaarabu ili kazi yangu iwe safi na kazi ya kupendeza Nimi hupenda kuamka asubuhi sana ili niweze kujipanga kutoka kuelekea kuwahi kazini.

Naam, Rafiki wa karibu ni yule na amabaye Rafiki mnasaidiana kukuzana kimawazo, kimaisha na vilevile kusaidia jamii naye mtu yule ndiye mtu na ambaye anayekufaa zaidi maishani kwa sababu unapokuwa chini anakusaidia, vile vile nawe anapolemewa mahali pia nawe unapaswa kumsaidia Huyo ndiyo Rafiki wa karibu zaidi na ambaye unastahili kuishi naye kumheshimu na vile vile kumpa heshima yake anayostahili.

Naamu, kile kitu na ambacho mimi hufanya zaidi kuweza kushirikiana na timu ni kuuliza maswali, kuwapa mafunzo, kuweza kuwaelimisha, kuhusiana na timu yetu, kuweza kujiendeleza kima wazo, kufafanua mambo mingi na kuweza kufanya mazoezi mengi, ili kuweza kuimarisha viwango vyetu Iwapo ni timu ya kazi ama timu ya mpira tuweze kuimarisha viwango vietu vya kazi ama viwango vietu vya uchezaaji.

Naam, kile kitu na ambacho mimi hupenda katika shirika langu ni kuweza kukuzana kimawazo, kuweza kukuza biashara yetu Iwe dhabiti, iwe kwa njia inayostahili, iwe ya kupigiwa mfano, iweze kuleta usalishaji mwingi na ieze kueza ku kuuza mauzo mengi Mimi hupenda shirika langu kwa sababu huwa tunasaidiana kukuzana kimawazo, kuelimishana kupeana ubora vile vile kusaidiana kwa vitu vingine mbali mbali.

Na'am shughuli yangu ya kupendezwa ni mahali na ambapo mtu hufanya kitu na ambacho ni kitu cha maana hicho ndicho kitu hunipendeza zaidi na kuona mtu yule ana manufaa zaidi na kuwa mtu yule ana maono ya kuweza kufanya kitu kikubwa zaidi cha kuweza kusaidia familia au jamii Mimi hupenda watu na ambao wana maono mazuri maono makubwa na maono ya kusaidia jamii au nchi.

Naam wakati mwingi mimi hupenda kufanya yoga ili kuweza kujiimarisha mwili na afya Yoga ni vizuri kuifanya mara kwa mara ili kuweza kupa mwili wako udhabiti kama vile uwe na mwili mwepesi uwe na manufaa afya yako iweze kuimarika vile vile uweze kutengeneza mwili wako usiwe mnono zaidi ama usiwe na mafuta mengi zaidi.

Naam, mimi hupenda kuenda kwenye maktaba ili kuweza kusoma vitabu. Mimi hutembea kwenye maktaba wakati wangu wa mapumziko ninapomaliza kazi ama wakati wangu wa likizo au wikendi ili kuweza kusoma vitabu mahali pale huwekwa vitabu vingi huhifadhiwa vitabu vingi, venye historia ya kupendeza, venye hadithi ya kupendeza, hadithi ya vichekesho hadithi nyingine husaidia mtu kuweza kumfungua mawazo na kumpanulia mawazo hadithi zile husaidia mtu kwa maisha na vile vile husaidia mtu kwa kuweza kutengeneza lugha yake.

Naam, jambo muhimu la dini kwangu ni kama vile kuweza kuenda kanisani, kusuali na vile vile kuweza kutoa sadaka, kusikiliza neno na kupata mafunzo ya siku. Mimi huenda kanisani marambili kwa wiki au saa zingine mimi huenda kanisani mara moja jumapili peke yake ili kuweza kupokea neno na kuweza kuelimishwa mambo ya biblia.

Naam, wakati wangu mwingi wa mapumziko au wakati wa likizo ama vile vile wikendi Mimi hupenda kwenda kupanda kwenye milima ili kuweza kutazama dunia yote kwa uzuri ili nieze kuona dunia vizuri milima ni vitu na ambavyo vinaeza vikakusaidia kwa kujenga afya vile vile pale unaeza ukafanya mazoezi kama vile kupanda milima pia ni mazoezi milimani pale pana hewa safi na unaeza ukaona vitu vingi kwa urahisi kwa sababu uko mahali na ambapo ni kama uko juu ya jukwaa.

Naam, mimi hushughulikia muda wangu kazini kama vile kurauka mapema kuweza kuwahi kazini na kuanza kazi zangu kwa haraka ili kuweza kufanya kazi na ambazo zinastahili kufanywa kwa muda unaostahili. Mimi sipendelei kuchelewa kazini. Mimi hurauka mapema ili kuweza kufanya kazi zangu na kuzimaliza kwa wakati unaostahili. Mimi hushughulikia muda wangu vizuri na vilivyo ili kuweza kufanya kazi zangu kwa ustaarabu na umakinifu na kwa wakati bora.

Naam, lengo ambalo ninalo refu la muda ni kuweza kuimarisha kazi yetu na kuweza kuimarisha viwango vya kampuni yetu ili kampuni yetu iweze kupendeza, iweze kuuza sera na iweze kuvutia, iweze kuongeza wafanyi kazi na kazi ziweze kuongezeka ziwe nyingi, tuweze kuwajiri watu wengi, ili watu waache kuka bila kazi kwenye vijiji na tuweze kupunguza kutokua na kazi.

Naam, mimi hupenda kufaa suruali ya jeans, shati na ambazo ni za maua au madoadoa, koti ama fulana, vile vile mimi hupendelea kufaa viatu vya spoti ili niweze kupendeza. Nguo zile mimi husifaa vizuri naeza kuwa na muonekano mzuri, hata unaponitasama kwa muonekano wangu mimi huonekana kuwa mtu mwenye heshima adabu na muonekano mzuri mimi hujiheshimu na pia huheshimu watu walio juu yangu kiumri na walio chini yangu kiumri nguo zile mimi huzipendelea kuzifaa sana kwa muda wangu.

Naamu, msimu na ambao naupenda wa mwaka ni msimu wa disemba. Pale panakuwa na likizo na ambayo ni likizo refu zaidi, likizo na ambayo unaenda kujiunga na familia na jamii yenyu, marafiki ili mweze kuweza ku kuambatana na kuweza kufunzana mambo mengi. Likizo ile ya mwaka mimi huweza kufuatana na marafiki zangu, tunaenda kutembelea mbuga za wanyama, tunatembea kwenye mito, mabahari Tunaenda matembezi, tunapiga soezi zote kwa pamoja, mara tunacheza mpira, wakati mungine tunaenda kwenye jimu, kuinua chuma nzitonzito hili, kweza kujienga afia yetu Mimi hupenda likizo ile ya mwaka ya disemba.

Naamu, kwa kuwa mimi si shabiki wa baseball siezi nikafafanua ni wakati upi mkuu wa mpira wa baseball Mimi hupendelea michezo mingine kama vile mpira wa kadanda, voleboli na olimpiki Hivyo ndivyo vitu na ambavyo mimi naeza nikaelezea kwa kina na kwa undani ila baseball mimi siezi nikaelezea kwa sababu sipendi na wala sipendi kutazama.

Naamu, mimi huhifadhi data zangu kwa kutumia cloud storage, pahali pale ndipo mimi uweza kuhifadhi data zangu kwa wingi, au saa zingine mimi hutumia USB drives kwa kuhifadhi data na ambazo si nyingi sana, bali mimi hupendelea zaidi kuhifadhi kwa cloud storage data zangu.

Naamu kwa rangi ya ukuta mimi hupenda rangi nye upe kwa sababu huwa na muonekano mzuri na mandhari nzuri Rangi nyeupe husaidia mtu kwa kuongeza muanga kwenye nyumba na file vile kuwa na muonekano mzuri Rangi nye upe ndiyo rangi na ambayo ni safi zaidi ya kupaka kwenye ukuta wa nyumba.

Naam, mimi hupenda kupiga gitaa ama sasingine kuna vitu vingine kama vile firimbi na vitu vingine vya kupigwa vitu vile vya kiambu. Bali mimi hupendelea kupiga gitaa sana ama mashine iitwayo piano vile vile mimi hupenda kucheza hizo vitu ili kuweza kuimarisha mchezo wangu wa mziki. Gitaa ni kitu na ambacho kinaweza kikakuwezesha, kueza kujenga, uchezaji wako wa gitaa na kukueza kukuimarisha na vile vile kinaweza kikakuza talanta iwapo una talanta ya kupiga gitaa.

Naamu, mimi hupenda kulala mapema ili kuweza kujipumzisha kwa siku ndefu ya kazi Mimi hipenda kulala mapema ili kuweza kutuliza akili, kuweza kuondoa uchofu na kuweza kujiburudisha ili siku inayofuata niweze kurauka mapema, kuwahi kazini, nieze kufanya kazi zangu vizuri bila masumbuvu, bila uchofu, bila kuchoka, nitakuwa nimepumzika ya kutosha.

Laa, timu na ambayo nafanya nayo kazi, tunafanya kazi kwa kampuni moja Tunasaidiana kwa kukuzana kimawazo, kufafanuliana mambo, kuulizana maswali na kuweza kujengana kimaisha. Sisi husaidiana kuweza kuinua jina la kampuni, kuweza kufanya kazi, kuuza sera na kuweza kutengeneza kampuni yetu iwe kampuni nzuri na kampuni ya kupendeza Sisi husaidiana sana na kuweza kujenga jina la kampuni.

Naamu mimi hupenda kujaribu teknolojia mpia teknolojia na ambayo nigeweza kutaka kujua zaidi ni teknolojia ya kuweza kutengeneza magari ama kuweza kufungua engine za magari kuweza kutafuta tatizo liko wapi na kuweza kulibadilisha na kulitowa kabisa teknolojia hiyo ndio teknolojia mpia na ambayo naeza taka kuweza kujiongeza na ujuzi huo nieze kusoma zaidi kwa kina kwa urefu na kwa undani zaidi.

Naam mimi hupenda kupiga chombo cha mziki kama vile gitaa au darama. Wakati mwingi mimi huenda pale ili niweze kupata mafunzo ya kupiga gitaa, ili niweze kujiimarisha kwa upigaji wa gitaa. Vile vile wakati wangu wa mapumziko mimi huweza kutafuta gitaa, ili nieze kupiga, nieze kujiimarisha viwango vyangu vya upigaji wa gitaa. Vile vile darama pia hubamba zaidi na kuongeza utamu wa mziki pale panapokuwa na tamasha.

Naam, mimi husaidia jamii yangu kwa njia nyingi kama kuisaidia kwa kuipa mawaidha, kuijenga kimawazo vile vile kuwapa hotuba na ambazo nisa kusaidia jamii na kusaidia familia zao Mimi huweza kuwasaidia vile vile kwa kuwapa vyakula Wakati wa ukame mimi huwasaidia kupata maji safi ya kunywa kuwapa mafazi, kuwapa pesa za kujikimu kimaisha kulipia wanafunzi shule, kutembelea mashule ambayo yako chini zaidi kuweza kuyainua kuwanunulia vitabu na kuwapa chakula.

Naamu kulingana na ushauri ya wa madaktari ni inapaswa mtu akunywe glasi nane kwa siku ila mimi kwa wakati wangu naeza nikanywa saidi wakati wajotojingi ama wakati wajuakali Wakati wabaridi naeza nikanywa maji na ambayo haezi ya kapicha glasi mbili kwa siku ama hata wakati mwingine siwezi nikanywa maji kwa sababu ya Hali ya anga ama kwa sababu ya baridikali iliyomo.

Naam, mimi huweka nenosiri salama kwa kutumia nambari, jina, herufi ama wakati mwingine mimi hutumia alama kama vile alama za duku duku ili kuweza kueka nenosiri kuwa salama na mtu asieze akagundua ni aina gani ya maneno nambayo nimeweza kutumia kwa nenosiri la simu yangu.

Naam mimi huwakaribisha wafanyakazi wapya kwa ubunifu na ustaarabu na kwa heshima Mimi huwatembeza kwenye kampuni ili waeze kuona kampuni ilivyokaa kampuni ilivyotulia tena vile vile mimi huwapa mawaidha ili waeze kufanya kazi kwa umakinifu na kwa uzuri ili waeze kufanya kazi zao siyeze kupendeza Mimi hupenda kukaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwafurahisha na kuweza kuwapa mawaidha yanayofaa.

Naam zawadi nzuri na ambayo nimewai kuipokea ni pale shuleni na mbapo niliweza kushiriki mchezo wa marathon na kuweza kuibuka mshindi Zawadi ile niliweza kutuzwa nakuwa mwanafunzi bora wa mwaka kupitia michezo ya shule siku hiyo niliona nikiwa mtu mwenye kipaji kizuri na kuweza ni siku hizi naikuza talanta yangu ya ukembiaji.

Na'am, mazingira ya kazi nambayo mimi hupenda ni mazingira nambayo ni safi mazingira nambayo Yanapendeza yanavutia, watu wanaofanya kazi pale ni watu wenye heshima. Watu wenye bidii, wachapa kazi na watu wenye kushirikiana kupeana mawaidha kupeana ujumbe. Ili kuweza kusaidiana kuweza kufanya kazi zao kwa wakati unaofaa na kumaliza kwa wakati unaostahili.

Naam changamoto nina nyingi ila changamoto ninazokumbana nazo kazini ni kama ukosefu wa vifaa vya kufanya kazi kama vile kompyuta Unaweza ukapata wakati mwingine kompyuta yako imeleta shida inakataa kudownload ama inakataa kutuma arafa inakataa kutuma meseji ama ujumbe mfupi kwa mtu mwingine unahitaji kumtumia ama wakati mwingine unaweza pata kompyuta yako imeharibika hizo ndizo changamoto ninazo kutana nazo kwenye kazi yangu.

Naam kumbukumbu za shule nambazo ninazo hadi wa leo ni pale ambapo tulienda kushiriki mashindano ya shule tukaweza kushinda tukashinda makombe na nikaeza kuibuka mwanafunzi na ambaye ndiye bora kwa mashindano hayo siku hiyo nilijiona mtu mwenye kipaji mtu mwenye kazi saidi na mtu mwenye mtuivu na mutia bidi na mchapa kazi.

Naam mimi hupenda kusoma vitabu vyenye hadithi nzuri historia nzuri na kwa urefu mimi hupenda kusoma vitabu nambavyo vina ashiria maisha bora vyenye hadithi nzuri methali Vinginevyo mimi hupenda kusoma vitabu vyenye vitendawili kwa zababu ukisoma vitabu vingine huwa vinafafanua na kueza kujenga akili kupanua mawazo na vile vile vinaweza vika kusaidia kwa maisha ili kuweza kuimarisha lugha yako iwapo ni lugha ya kingeresa ama lugga ya kiswahili.

Naamu kuna kampuni nyingi za teknolojia ila kwa ngu mimi ni nasiamini kampuni mbili kampuni moja ni google Google ni kampuni nambayo husaidia watu kwa kuweza kusearch mambo mingi mambo ya liopita mambo ya samani au mambo ya liofanyika muda usiokuwa mrefu kampuni nyingine ni kampuni ya microsoft Pia hile husaidia mtu kwa kuweza kupata habari au kupata vitu vingine unavyo vihitaji.

Naam tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia nzuri na tabia njema Mimi hupenda mtu mwenye tabia nzuri mtu mwenye hekima mtu mchapa kazi mtu mwenye roho ya utu na mtu na ambaye anapenda kupa watu mawaidha kuwasimulia kuweza kuwaonyesha maadili kuweza kuwapa njia mwafaka ya kufuata na kuweza kuwasaidia kimaisha mtu yule mimi humpenda zaidi na kumuweka karibu kama ndugu au rafiki wangu wa karibu.

Naam, mimi hufanya vitu vingi kabla ya kulala, mimi hutazama filamu nyingi, filamu ninayoipenda ni ile ya Expendables na Fast and Furious upande wa Fast and Furious, mimi huipenda kwa sababu ya mcheza filamu aitwaye Brian O'Connor Mchezaji huyo mimi nampenda zaidi kwa kuweza kuwa mmakinifu kwa kuendesha magari kwa kasi na kuweza kuwa na skills na ambazo ni muhimu upande wa Expendables mimi humpenda Jason Stantam kwa vita vyake vikali na kuweza kuwa na styles na skills za kuweza kupigana vizuri.

Naam, mimi hushiriki katika jamii yangu kwa njia nyingi na njia mbadala, mimi huweza kushiriki kwa kuisaidia, kuweza kuikuza kimaendeleo, kuweza kuipa msaada, wanapohitaji msaada kama ni wakati wa ukame mimi huwapa msaada wa kila aina ambao wanaohitaji, mimi huweza kupeleka mazungumzo yao mbele ili yaweze kusikizwa kwenye jukua la wakubwa wa county ama wakubwa wa nchi.

Naam hali na ambayo mimi huipenda ya hewa ni hali ya kijibaridi Kusiwe na joto jingi wala baridi nyingi Hali ile huwa ni hali na ambayo humpa mtu matumaini ya kufanya kazi huondolea mtu uchovu husaidia mtu asiweze kuwa dhaifu kwa haraka mtu huchapa kazi kwa masaa mengi bila kuwa mdhaifu bila kuchoka na bila kutokwa na jasho jingi.

Naamu mimi hutumia mitandao ya kijamii kama file facebook whatsapp na mitandao mingine mingi sana sana mimi hupenda kutumia whatsapp hili kuweza kutuma ujumbe arafa kutuma picha kutuma vitu vingine kama ni links za kazi na kuweza kujiburudisha vile vile mimi hutuma video kupitea whatsapp hili kuweza kutumia jamaa zangu waeze kuona.

Naam, mimi nina mazoea ya kufuga wanyama, vile vile mimi hufuga ng'ombe kwa wingi. Ng'ombe hunipa faida nyingi kama vile maziwa, nyama na ngozi ngozi ya ngombe hutumika kwa kushonea mishipi ya kufunga kiunoni, kushona kofia vile vile ngozi ya ngombe hushona viatu ng'ombe ndiye mnyama na ambaye nina mazoea ya kumfuga kwa sababu ana faida nyingi na ni rahisi kumfuga.

Naam Mimi huandaa ripoti za kazi kupitia mitandao na jumbe fupifupi ili kuweza kujulisha wafanya kazi wenzangu Kile kitu na ambacho tumeweza kupanga ama kazi yetu tumeweza kuipanga iweze kufanyika vipi kwa muda upi na au iweze kumalizika kwa wakati upi Wakati huo ndiyo sisi hutumia mitandao ili kuweza kuandaa ripoti za kazi ili tuweze kujua ni wakati upi na ni masaa yapi tunapaswa kuanza.

La mimi hupenda kutumia maji fugufugu yasiwe moto na yasiwe baridi maji fugufugu ndio maji na ambayo ni mazuri ya kuoga mwili husaidia mtu kuweza kutuliza joto jingi na wakati wa baridi husaidia mtu kuweza kupata joto kwa kiasi kwa kiwango fulani ila si kwa kiwango cha juu Unaweza ukatumia maji ya moto ya kuchome yakunyaue ngozi ama yakuharibu ngozi ila maji fugufugu ndo maji mazuri ya kuweza kuoga.

Kitu na ambacho mimi hufanya kila asubuhi ninapoamka ni kuweza kuwalisha ngombe wangu kuwapa chakula ambacho najua kitaeza kuwatosha kwa mchana kutwa ili nieze kuwahi kazini mapema Mimi hurauuka mapema ili niache nikiwa nimefanya kazi zangu za nyumbani vizuri na kwa mda unaofaa niweze kuwahi kazini kuweza kuanza kazi yangu ya siku vizuri na nisiwe na mshike mshike kasini.

Na mmi huwainisha kazi na maisha yangu kwa njia mbadala kazi za kazi zangu husifanya kwenye afisi na kuziacha pale bali sihua sisi bebi nyumbani ila iwapo inahitajika au nilasima niweze kubeba kasi hile nyumbani ndipo inabidi basi niweze kubeba kuenda kufanya nyumbani Bali wakati mwingi mimi huweza kuimalizia pale kasini maisha ya kasini ni ya kasini na maisha ya nyumbani ni ya nyumbani.

Naam mimi hupenda harufu nambayo inanukia vizuri, harufu enye mvuto, harufu ya marashi, kuna marashi mengine nambayo ni yanaharufu mbaya, harufu inaea ikakuletea matatizo ya kupumua vizuri Mimi hupenda marashi nambayo yananukia vizuri, hata mtu atakapo kupita, unahizi mtu huyo anaharufu safi na ananukia vizuri, anavutia na ananuka kama ilivyo stahili.

Naam muda wamwisho mimi huu shughulikia kwa kuweza kukamilisha kazi zangu vizuri kupanga ofisi yangu ili nitakapotoka kesho nikirudi nipate afisi yangu imepangika kwa ustarabu na vitu viko mahali ambapo zinapaswa kuwa ili nitakapokuja siku ifuatayo kwa siku yangu ya kazi nisieze kutaabika kuanza kutafuta vifaa vya kazi mahali nilitupa jana Mmi hupenda kupanga vitu vyangu kabla ya kutoka wakati wangu wa mwisho.

Naam, uzoefu wa kazi na ambao nimeuzoea mimi ama umenifundisha mengi ni ni pale na ambapo mtu ambaye ana experience anapokufunza vitu, uweze kuvifuata na kusikiza kwa makini Ili uweze kujisaidia na kuweza kujijenga pia wewe uweze kufikia viwango vyake huo ndio uzoefu na ambao mimi nimejifundisha zaidi.

Mimi hupenda kutumia muda wangu na familia nyumbani, tukitulia, kufanya kazi zetu za nyumbani, kuweza kujuliana hali, kupeana mawaidha, kueza kupiga story, kupeana mambo ya kale, kuhadithiana vitu na ambavyo ni vya maana maishani. Hapo ndipo mimi hupenda zaidi kuweza kukaa na familia yangu.

Mimi nikitazama kwenye dirisha huwa naona majengo makubwa makubwa, magari, watu, vitu vingine kama vile mbwa, unaweza ukaona ngombe wanatembea kule chini. Vitu vingi sana mimi huviona ninapo chungulia kwenye dirisha. Manzara kutoka kwenye dirisha ni kama vile kuweza kuona majengo makubwa makubwa, kuona milima, vitu vingine vingi.

Naamu, chumba changu cha kulala nimeweza kukipamba kwa maua mazuri, picha za filamu, picha za wachezaji, picha zangu na vitu vingine vingi. Vile vile kwenye chumba changu cha kulala nina kitanda na ambacho ni kitanda kikubwa zaidi. Kitanda na ambacho, tunaeza tukalala, watu kadhaa na bila kusukumana. Chumba changu mimi huweza kukitangeneza manake ni chumba kikubwa na huwa ni chumba kisafi zaidi. Mimi hupenda kutulia pale wakati nina kazi nyingi au wakati ninafanya kazi mitandaoni Mimi huweza kuenda kutulia pale na kumaliza kazi zangu.

Naam simu yangu mimi huitumia zaidi kwa mawasiliano au kwa kutuma ujumbe Wakati mwingi mimi huitumia simu yangu zaidi kuweza kuwasiliana na familia jamii au kuwasiliana vilevile kwenye mambo ya kikazi vile vile simu yangu mimi huitumia kwa kutazama video na kuweza kutuma arafa na kuweza kusearch vitu vingine kupitia google ama microsoft.

Naam, kile kitu ambacho hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati ambapo mna ushirikiano mzuri, mnadumisha usafi kwenye kazi yenu, vilevile mnaifanya kazi yenu kwa moyo mmoja, kuwasiliana vizuri, kupeana mawaidha, kuulizana maswali na kusaidiana kimaisha, pale ndipo mazingira ya kazi huonekana kuwa mazuri zaidi na mazingira na ambayo ni ya haiba ya juu.

Naam, masharekeo ya timu mimi huisharekea pahali na ambapo ni patulivu na kwa wakati unaofaa Wakati wenye timu kama ni timu yangu tumeeza kufanya vizuri na kuibuka washindi ama tukatuzwa vizuri Mimi huweza kusharekea kwa muda mbadala na kwa mbwembwe na nderemo. Mimi hupenda sana wakati na ambao sisi tunafanya vyema na kuweza kutuzwa mataji mengi hiyo ndiyo furaha yangu kuweza kuikuza timu yangu iweze kuwa timu mzuri na timu ya kufaana na timu ya kupendeza na kupendwa na wengi.

Naam wakati wa jua kali mimi huweza kukaa chini ya mti kutafuta vinywaji baridi kama vile juisi ama maji ya barafu Mimi huweza kujiburudisha pale kutulia pale kuweza kuweza kupunga unyunyu ili jua lisije likaniharibu ngozi ama kuni kunichosha.

Naam, ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa kwenye maisha, kupata kazi nzuri, kupata pesa, niweze kusaidia wasiojiweza, niwape chakula, kusaidia shule, kupa vijana kazi, pia nami niweze kufanikiwa nipate pesa nyingi, niweze kusaidia jamii, niweze kusaidia hadi county yangu, tuweze kupata maendeleo na tuweze kujikuza kimaisha na kuweza kuendelesha uchumi wa county ama uchumi wa nchi yetu.

Na mafanikio ya binafsi ni nayo ya dhamini sana ni pale na ambapo mimi ninaweza nikafanikiwa kupata kazi nzuri kupata pesa nyingi ili nieze kusaidia familia jamii na kueza kusaidia watu wazio jiweza Ja kapofanikio wa mimi ni mijitolea mhanga na kwa hudi na uvumba ili kueza kusaidia jamii yangu na kueza kusaidia wasio jiweza ili kupata lishibora na kupata chakula.

Naamu mimi huanza kwa kujiandaa vizuri kujiweka mahali na ambapo pana stahili ili nieze kuanza kazi yangu vizuri kuandaa vifaa vyangu vya kazi ili nitakapoiyanza kazi yangu nisije nikasumbuka ama nisije nikajisumbua kwa kuvitafta vifaa vyangu vya kazi Mimi huchukua muda wangu wa dakika kama 30 ama dakika kumi na tano kuweza kujiandaa vizuri ili nieze kuiyanza kazi yangu.

Naam kuna mchezo aina nyingi ila mimi ngependa kujaribu mchezo wa chase chase ni mchezo nambao huwonekana kuwa mchezo mgumu mbali kwa wanao mcheza huwonekana kuwa raisi Kwa sisi nambao hatujui kucheza mchezo wa chase sisi huwona mchezo huo kukua mchezo mgumu na mchezo nambao ni tricky sana kuweza kuwelewa.

Kwa upande wangu mimi binafsi mimi sipendi kutazama mpira wa kikapu Sasa siwezi nikaelezea ni mcheza upi bora kwa sababu sipendelei wala sifuatili mchezo wa mpira wa vikapu Kwa maoni yangu mimi ningeweza kuelezea kwa undani na kwa urefu na kwa kina mpira wa miguu mpira wa vikapu mimi sipendelei wala siutazami kabisa.

Naam, wakati mwingi wa wikendi mimi hupenda kuweza kujumuika na marafiki ili tuweze kuweza kusafiri kwenye mbuga la wanyama ama kuenda kwenye mabahari kuweza kujiangalia maji au wakati mwingine sisi huweza kutulia mahali patulivu na kuweza kuucheza mpira wa kadanda mpira wa kadanda ndiyo talanta na ambayo mimi hupenda kuikuza Wakati mwingi wa wikendi mimi huweza kujitumbuiza kwa vitu vingi kama vile kucheza ama matembezi au kuzuru mbuga za wanyama.

Naam, wakati wa baridi kali, mimi huweza kujikinga kwa kuvaa nguo nyingi, kuvaa nguo nzito, kuvaa nguo nzito nzito, na vile vile mimi huweza kujikinga kwa kutumia vifaa vya elektroniki na ambavyo ndivyo hita, au kuwasha moto wa kutumia kuni ama jiko, sisi kwa kitamaduni sisi hutumia moto wa kuni ama jiko, kuweza kutafuta joto wakati wa baridi kali.

Ujuzi na ambao ningeweza kuhitaji kuhimarisha ni ujuzi wa kutumia vifaa vya elektroniki huo ndiyo ujuzi na ambao ningeweza kuhimarisha zaidi ili niweze kuwa mtu mbunifu na mtu mchapakazi kwa kutumia mitandao elektroniki ndiyo Ujuzi na ambao ningeweza kuweza kujiongeza zaidi ili niweze mtu mwenye kuwa mtu mwenye manufaa mengi kwenye mji au kwenye nchi.

Naam jukumu na ambalo mimi hupenda zaidi kasini ni pale na ambapo mimi hupewa mamlaka ili kuweza kuiendesha kazi kusimamia kazi ama wakati mwingine kuweza kusimamia wafanyakazi ama kuweza kudeliver vitu na ambavyo ni ivya dhamani na ni mimi na ninasisimamia ili kuweza kusiuza mimi hupenda majukumu hayo ili kweza kujimarisha na kuweza kujiongeza ujuzi wa kazi.

Naam mafunzo na ambayo ningeweza kupenda kupata kazini ni kueza kufunzwa kueza kuwasiliana na watu wakubwa wakubwa kueza kuwasiliana na wanausimamia kazi ama kueza kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu ili kueza kuwasiliana kwanjia inayofaa ama mafunzo mengine ningeweza kupata kazini ni kueza kutumia vifaa mbali mbali kama vile vifaa vya elektroniki kueza kutuma ujumbe, kueza kudownload vitu nambavya vinahitajika kwa kampuni ama kueza kuagiza vitu inchi za ngambo kwa kutumia vifaa vya elektroniki ama kutumia komputa.

Naamu, kitu na ambacho huwa kipaumbele kazini cha mawasiliano ni simu. Simu ya mkononi huwa ndiyo inatumika zaidi kuweza kuwasiliana na wafanyikazi, kuweza kuwasiliana na watu walio mbali kwenye kampuni. Kwa sababu, kompyuta pia inaeza ikatumika bali, si kila mtu anaimiliki kompyuta inchini Kenya. Kmpyuta hutumika kwa watu na ambao wanazo ila simu kila mtu Kenya anamiliki simu ya mkononi Sasa hiyo ndiyo kuwa inatumika kipaumbele saidi kazini kuweza kuwasiliana na kila mtu si kila mfanyakazi anaimiliki kompyuta kazini.

Naam, kile kitu na ambacho mimi hufanya kuweka afya yangu kuwa nzuri ni kama vile, kula matunda na ambayo ya na protini na vitamini. Mimi hula matunda mara kwa mara ili kuweza kujenga afya yangu iwe afya dhabiti na afya nzuri Ili kuweza kujikinga na magonjwa kama vile magonjwa ya kwashiorkor, ni magonjwa yanayotokana na afya duni.

Naam mziki na ambayo mimi naupenda zaidi ni country music country music ndiyo mziki wangu na ambao naupenda zaidi na mimi huweza kuusikiliza mara nyingi kwa siku Wakati wangu wa mapumziko mimi husikiliza country music kwa kuwa ni nyimbo tulivu nyimbo na ambazo hazina kelele na nyimbo na ambazo ni za mafunzo zingine hupa mtu raha na kufanya mtu atulie na kumuondolea msongo wa mawazo.

Naam mimi hupenda kumla samaki kwa sababu nyama ya samaki huwa tamu na laini vile vile mafuta ya samaki ni dawa kwa kifua na ni vile vile husaidia watoto ili kuweza kuwa na afya nzuri Samaki ana nyama laini na nyama tamu saidi kushinda kuku Samaki ninapenda kumula wakati wa likizo au wakati nimeeza kutembea puwani mimi huenda kutega samaki kuwavua kwenye bahari ama kwenye mito ili nieze kupata chakula cha kumula samaki.

Naamu wakati wangu walikizo mimi ningependa kutembea mahali kuingi kama vile pwani hili kuweza kuenda kujionea bahari kuweza kubebwa na meli niweze kupata raha niweze kupata upepo muanana upepo mzuri na kuweza kujionea uomfumo wa maji pwani ndiyo mahali na mbapo nigeweza kuenda kutembea chakapopata siku zangu zalikizo.

Naam, chakula na ambacho mimi nakipenda zaidi ni mchele na chapati vile vile nyama mchele ndicho chakula na ambacho mimi hupenda zaidi na ni rahizi kupika chapati hupatikana maramoja kwa wiki ama marambili ama wakati mnasherehe ndipo chapati huweza kupikwa Bali kwa upande wangu mimi binafsi mimi hupenda kupika mchele ndo mazoea yangu ya kupika mchele Mimi hupenda mchele zaidi, ndicho chakula na ambacho, ninachokipenda zaidi.

Naam, mimi hupenda kazi za kujitolea, muda mwingi pale nyumbani mimi hujipa kazi zingine ili kuweza kupunguza mzongomano wa kazi nyumbani Mimi hupenda kazi za kujitolea kwa sababu huwa kazi zingine ni mazoezi Unapofanya kazi zile, mda mwingi usikae ukiwa huna kazi ya kufanya, mtu hujenga mwili na vile vile kujiimarisha kwa ufanya kazi wako.

Naam siku kuu ni siku na ambayo ni siku kuu na kuwa ni siku ya kuweza kusherehekea na watu familia vile vile marafiki siku hiyo mimi huenda kujumuika na wazazi wangu au familia yangu pale kijijini ili kuweza kufurahia zote kwa pamoja sisi huu hupika vyakula vyaina nyingi vyakula na ambavyo havi patikani siku hizi zingine za kawaida siku kuu ndiyo siku na ambayo nzuri ya kuweza kufurahia na familia yako.

Naamu, mimi hushughulikia kazi za dharura ili ziweze kufanywa kwa wakati unaofaa kwa muda unaostahili ili kumalizika kusijekukawa na msongomano wa kazi hizi zingine. Kazi za dharura mimi hupenda zifanywe kwa mda unaostahili na kumalizika kwa wakati sahihi. Kazi za dharura mimi huzipanga kila mmoja nampa kazi yake ili aaze kuifanya kwa umakinifu, kwa upole na kwa ustadi wa hali ya juu.

Naam, mimi huwa na mazoea ya kupiga picha mara kwa mara ila tu ninapofika mahali penye mandhari nzuri na mandhari ya kupendeza. Sipigi picha ovyo ovyo mahali pa chafu au mahali pasipo na mandhari nzuri. Mimi hupenda kupigia picha mahali na ambapo panapendeza mahali na ambapo pana bustani za maua ama pana rangi na ambayo ni ya kupendeza.

Naam mimi husomea habari zangu kupitia whatsapp ama vile vile mitandao mingine ya kijamii habari zile huwa ni habari za kufaa na huwa zinasaidia mtu kujua vile ulimwengu unavyoendelea na kujua yanayojiri kujua mambo na ambayo yanayotokea na kujua matukio na ambayo ni mapya na ama yaliyopita bila wewe kujua.

Naamu Kamusi ndicho kitabu mimi hupenda kutumia kwa wakati mwingi Kwa sababu kamusi inakusaidia kuweza kutafuta maana ya jina Iwapo ni jina umeweza kupata na huwelewi maana yake Utakapoenda kulitafta pale kwenye kamusi utapata maana kadha na utajua soluhisho la jina hilo Kamusi ndicho kitabu na ambacho mimi hupenda kukitumia kwa wakati wangu na saidi hupenda kutumia kamusi kuweza kutafuta majina na kuweza kuangalia maana ya majina hayo.

Naam, mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kupitia simu. Simu ya mkononi ndiyo kifaa na ambacho Unaweza ukawasiliana na wenzako kwa urahisi. Vile vile, unaweza ukawasiliana na wenzako kwa kupitia kompyuta au vitu vingine vya kutumia elektroniki, bali si kila mfanyakazi anaye miliki kompyuta. Kwa hivyo, sisi hutumia simu kuweza kuwasiliana na wenzetu pale kazini.

Naam timu yangu ni nayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester City Manchester City ndio timu ni nayoipenda zaidi ulimwenguni timu hile hucheza mchezo wa kisasa timu hile hucheza mchezo wa tikitaka na kuweza kushinda makombe makubwa makubwa kama vile Champions League Premier League na vikombe vingine kama Carabao ama FA Cup Manchester City ndio timu nambayo ihucheza mpira hadi unahisi mpira huo unachezwa Mchezo watikitaka hauezi ukauona kwa kila timu ila Manchester City huwa ina-dominate mpira wake zaidi.

Naam, mimi ni mchapa kazi, hakuna kazi ninayo ichagua, kazi ni kazi, mchagua kazi si mfanyi kazi Mimi hufanya kazi zote kwa ujumla Iwe ni kuosha vyombo, kufua, kupika ama kazi zingine ngumu Mimi hufanya kazi zote kwa umoja na kwa nguvu Mimi sichagui kazi ati nikuosha vyombo ama vitu vingine, Mimi hufanya kazi bora nimalize, nipate muda wangu wa mapumziko na siku yangu iishe nikiwa nimefanya kazi.

Naam mimi nina mazoea ya kufuata matukio ya kimataifa ili kuweza kujua taifa lina limeshindaje au taifa linaendeleaje vile vile kimataifa mimi huweza kufuatilia kupitia mitandao ama kupitia mifereji ya tv kama vile cnn aljaazira na bbc kwa kuweza kujua kwa undani nchi imeshindaje au dunia iko vipi.

Naam mimi hupenda kutumia mboga za kienyeji. Kienyeji ni mboga na ambazo huwa ni tamu zaidi na ni mboga za kuvutia mboga kama vile managu hutumika na watu wengi kwasababu mboga zile husaidia mtu kweza kuosha damu kuongeza damu kupa mtu vitamins na mengine mengi.

Naamu wakati mwingi mimi hupenda kujiposti kwenye mitandao yangu ya kijamii kama vile whatsapp facebook twitter tiktok na instagram Facebook mimi hujipost kwa mara ili kuweza kujumuika na wenzangu kupata views nyingi kupata likes vile vile kupata comments na ambazo ni fupi fupi mimi hupenda kujiposti pale ili kuweza kupatana na marafiki zangu tulio poteana kwa muda mrefu.

Naam wakati wangu mwingi mimi hupenda kununua bidhaa kama vile pizza au vitu vingine vya kuniburudisha ili ninapoenda kwenye muda wangu wa mapumziko niweze kupumzika nikieza kuvitumia Pizza ni kitu na ambacho mimi hupenda kununua zaidi na nina mazoea ya kununua pizza. Kwa wakati wangu mwingi mimi hupendelea kula pizza sana.

Naamu Wakati walikizo ni mda unaopewa ilikuenda kujituliza mwili na kueza kujumuika na familia yako Wakati ule ndio wakati mzuri wakueza kutuliza mwili wako kutuliza nafsi na kueza kupumzika baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu Likizo ile mtu hupewa ili aeze kuenda kuwa na raha na familia yake ili atakaporudi kufanya kazi tena asiwe na uchovu mwingi ama asiwe na uthaifu.

Naam, mtu alie nifunza jambo muhimu ni mzazi wangu, alinifunza kuweza kujitenga na makundi nambayo ni makundi mabaya, makundi yasiyo na mwelekeo, makundi nambayo hayana maono mazuri, makundi nambayo hayapendi kazi, mzazi wangu amenifunza mambo mengi ili niweze kuwa mtu mbunifu, mtu mzuri, mtu mwenye tabia mzuri, mtu mwenye hekima kwenye jamii, na mtu wa kuangalilika na kupigiwa mfano.

Naamu Kuna njia nyingi za kuhifadhi pesa Mimi huifadhi pesa zangu kupitia M pesa au wakati mwingine ninapokuwa na pesa nyingi huzituma kwenye akaunti yangu ya benki Ila mara kwa mara mimi hupenda kuhifadhi pesa sangu kupitia M pesa M pesa ndiyo rahizi kuliko kuzituma kwenye benki Unapokuwa na shida kidogo au mtu anapokukopa una mkopesha tu kupitia M pesa.

Naam kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kufanya na familia yangu ni kuweza kushirikiana kwa pamoja kuweza kuchapa kazi kwa pamoja vile vile kuweza kuwasiliana na kuweza kupeana mawaidha ya nayofaa kwenye jamii na kwenye familia familia yangu ndiyo kitu nambacho mimi hupenda zaidi kushiriki nao familia yangu mimi hupenda zaidi kuweza kufanya nao kazi za kinyumbani ama kazi za ki Kikampuni ama ofisi kazi nyingi sana mimi hupenda kushirikisha familia yangu.

Naam mimi huhifadhi plastiki mahali pazuri ili kuweza kuitishia kwa kampuni na ambazo ni kubwa ama viwanda vikubwa vikubwa viweze kuja kuwakosa plastiki zile kuenda kuziosha ziweze kutumika upya plastiki ni kitu na ambacho huharibu mchanga rotuba ya mchanga na vile vile kuharibu mazingira na kuharibu mimea.

Naam, ninawafahamu majirani zangu kwa kina na kwa undani. Majirani ni watu ambao sisi husaidiana kwa mambo mengi, kusaidiana kwa mawazo, mafanikio na vile vile husaidiana kwa kifedha, kwa maendeleo na vitu vingine. Majirani ni watu ambao huwezi ukakosa kitu wakiwa. Majirani ni watu nambao sisi husaidiana kwa kina na kusaidiana kwa undani.

Wakati na ambapo ni na udhaifu, mimi huweza kujitoa kutafuta muda wangu wa kupumzika kwa sababu ukiwa na udhaifu ni kumaanisha umefanya kazi kwa kazi sana ama umeweza kufanya kazi zaidi hadi mwili wako ukachoka, ukaeza kupoteza hamu ya kufanya kazi Ukiwa na uthaifu, tafuta nafasi kidogo uweze kupumzika, unywe kitu baridi, unywe juisi ama maji ya baridi ili uweze kurudisha morali ya kufanya kazi.

Naam nimeweza kupata mafanikio mengi kama vile kupandishwa cheo kuongezewa mshahara hayo ni mafanikio ambayo nimeweza kupata kazini Mafanikio mengine mimi huifanya kazi yangu kwa ustaarabu na umakini na huifanya kazi yangu iwe safi na ya kupendeza ili inapo onekana inaonekana kwa muonekano mzuri na ili niweze kupandishwa cheo zaidi niweze kuwa msimamizi mkuu wa kampuni.

Naam, mimi hulinda mazingira kwa njia mbadala ili kuweza kufanya yawe mazingira safi na mandhari nzuri. Mazingira ni kitu na ambacho huvutia watu, mazingira yanapokuwa machafu huwa yana muonekano mbaya, mvuto mbaya, harufu mbaya. Kwa sababu, masingira yanapokuwa na taka nyingi bila kuzoa taka hizo huwa ina muonekano mbaya na huwa mazingira machafu sana. Mimi hulinda mazingira kwa kuweza kuokota taka zile ama kuwaitia watu na ambao huokota taka zile waweze kusafisha mazingira yetu. Unapotembelea mazingira yetu huwa mazingira safi na yenye muonekano mzuri.

Naam kwangu mimi nimeweza kuwafuga ndege wengi kama vile kuku, batamzinga, batabukini, tausi, kasuku, kanga na njiwa Kanga ni ndege na ambao ni aina mbili kuna kanga mweupe na kanga wa madoa doa Kanga mweupe naye ni ndie kanga na ambaye ni maridadi zaidi na kanga wa kufugwa nyumbani vile vile tausi huwa anamuonekano mzuri maua ya kupendeza na ndie ndege mwenye maringo zaidi duniani Mimi hufuga ndege wengi kwa ajili ya kuweza kuvutia watu kuja kuwatazama ndege wangu.

Naam, Wakati mzuri wa kufanya kazi ni mchana. Mchana ndio wakati mwafaka wakuweza kufanya kazi zako za siku usiku hauwezi ukafanya kazi vizuri kwa sababu kuna muda utafika uhisi kulala So mchana ndio mwafaka wa kuweza kufanya kazi zako kwa ustarabu na umakini kwa kufanya kazi zako vizuri mchana ndio wakati mwafaka wakuweza kufanya kazi vizuri.

Naam muda mwingi wangu wa asubuhi mimi hupenda kutumia kinywaji cha kahawa. Kahawa ndio chai na ambayo mimi hupenda kuitengeneza kwa sababu ni rahisi kutengeneza na ina ladha nzuri. Kahawa huu husaidia mtu kwa kutoa uchovu, kutoa baridi na kutoa vitu vingine vingi. Kahawa ndiyo chai nzuri unapoikunywa ukielekea kazini.

Kuna aina nyingi ya vilamu, bali mimi hupenda vilamu zenye vita, huwa zinanibamba zaidi na kunipa, motisha wa kueza kutaka kujua kina choendelea mbele zaidi. Filamu nyingi huwa ni za vita, kwanza filamu za chaina, chaina huwa ina filamu mzuri mzuri, filamu zenye vita ya mikono. Vita ya mikono ndiyo vita inayo nivutia mimi zaidi na kunipa motisha wakueza kuona filamu hiyo iweze kuisha niweze kujua kinachoendelea hapo mbele ama kuweza kujua kitakachokua hapo mbele kinakaa vipi au kitakua vipi.

Sinema mimi hupenda kuenda wakati wajioni ama wakati na ambao ni wakati wangu wa mapumziko ilikuweza kujiburudisha kwa kutazama sinema na ambazo ni nzuri, sinema za mafunzo au sinema za kutumbuiza watu. Sinema ni kitu na ambacho huwa kinafunza mtu maadili na kumpa mtu motisha ya kuweza kujua kinacho endelea hapo mbele.

Wikendi mimi huweza kuenda kutembelea marafiki zangu, tunaenda kufanya mambo mengine kama vile kucheza mpira au kutembea kwenye misitu kuweza kujiangalilia mambo mengine, kama vile kuona wanyama, kuona ndege ndege kama tausi, kasuku au ndege wengine. Vile vile wikendi sisi hutumia kwa muda wetu kuweza kucheza mpira ama kufanya vitu vingine kama kulisha ng'ombe kupeleka ng'ombe malishoni.

Laa mimi sipendi kufaa kofia mimi hupenda kulea nyuele iwe ndefu na nieze kunyua kwa style nambazo nataka mimi sipendelei kofia kwa sababu kofia huchosha mtu upa mtu kuwa na jotojingi kwenye kichwa mimi hupenda kulea nyuele zaangu na kuzitengeneza ziwe maridadi na za kufutia.

Naam, pahali na ambapo ningeweza kutembelea ni Mombasa. Nitakapopata nafasi mimi nitaitembelea Mombasa, niende nikae kwenye bichi, niogelee kwa maji ya chumvi, nibebwe na mtumbwi vile vile ninywe maji ya mnasi. Mombasa ni mahali na ambapo ningependa kwenda kutembea kwa likizo yangu ili kuweza kujiburudisha vizuri.

Na makosa kazini mimi hushugulikia kwa kurekebisha kazi na kuweza kuifanya kwa umakini Wakati mwingine watu wanapokosea mimi huwaonyesha njia badala ya kuweza kufuata na kurekebisha makosa yale Unapomfokea mtu kazini wanapokosea ujue hapo ndipo unapomharibia na kuweza kumuonyesha kwamba una madharau mtu anapokosea kazini unamuonyesha njia mbadala ya kutumia na kurekebisha makosa yake.

Naamu, uwezo na ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kusoma fikra za binadamu na kuweza kutengeneza binadamu ila kwa sasa kwa sababu haiwezekani sina uwezo huo Ningeweza kupenda kuwa na uwezo mwingine na ambao nitofauti na huo Hili niweze kuisaidia jamii kwa mambo mengine mengi.

Naam, filamu na ambayo naipenda ni filamu ile ya Fast and Furious Fast and Furious huwa ni filamu na ambayo ina mafunzo mingi na vile vile ina mvutio wa kuweza kuitazama filamu ile imetengenezwa na ama imechezwa na wachezaji wazuri au wacheza filamu wazuri kama vile Brian Oconnor Van Diesel vile vile filamu ile inayokuja imeweza kuongezewa mchezaji na ambaye ni mchezaji bora wa dunia ambaye aitwaye Kristiano Filamu hile ndiyo filamu ninayo ingoja kwa hamu na gamu ilinieze kuona vile itakavyo endelea mchezaji yule akiwa pale.

Naam, mafunzo ya kazi na ambayo yameweza kunisaidia ni mafunzo mengi kama vile kuwa mbunifu kasini, kufunzwa vile nitakavyofanya kazi yangu kwa umakini na kwa ustarabu vile nitakavyofanya kazi yangu, iweze kupendeza, iweze kufutia wengi, iweze kuwa na mwonekano mzuri hayo ndiyo mafunzo na ambayo nimeweza kupata mafunzo yamenisaidia kazi ni sana.

Naam, mimi hupendelea mwanga wa kati kwa sababu unapo kuwa na mwanga mwingi au mwanga mkali huharibu macho, wakati mwingine huharibu hata vitu vingine. Mwanga wa kati ndio mwanga mzuri kwa kutumia kwenye chumba au kwenye sebuleni unapokuwa na wageni. Mwanga mkali huharibu mtu macho au sa zingine huweza ukakuletea matatizo makali ya macho. Mwanga wa kati ndio mwanga sahihi wa kuweza kutumia au mwanga mzuri wa kutumia.

La hasha kwa maisha ya kisasa huwezi ukaishi bila teknolojia maisha ya kisasa huhitaji teknolojia saidi kuliko vitu vingine vyote siku hizi teknolojia ndiyo kila kitu Ukitaka kitu chochote lazima utumie teknolojia maisha yale ya zamani ungeishi ata muda mrefu bila kutumia teknolojia Lakini maisha ya kisasa teknolojia hutumika zaidi na hutumika mahali kwingi.

Ushauri na ambao ningeweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kama vile awe mtu mbunifu mtu mwenye umakini mtu mstaarabu na mtu mchapa kazi na aifanye kazi yake kwa bidii na kwa moyo mmoja afanye kazi ile kama anajifanyia yeye mwenyewe hili kazi yake iweze kupendeza na iwe kazi safi kazi ya kupigiwa mfano na ipendwe na wengi.

Naam, kwa upande wangu mimi hupenda kucheza sana, mimi hushiriki michezo kama vile kandanda, mimi ni mchezaji mzuri, mchezaji mwenye haiba na mchezaji mwenye tikitaka zake, mimi hupenda kucheza kandanda zaidi, mimi huimarisha viwango vyangu ili niweze kuwa mchezaji na ambaye ni mchezaji mzuri kwenye county yangu Ikiwezekana vile vile niweze kuingia kwenye ligi ya nchi yangu na niweze kuibuka kuwa mchezaji mzuri, niende hivyo hadi nipande ligi kubwa kubwa kama ligi za uingereza, hiyo ndiyo ndoto na ambayo mimi huwa nayo Ndiyo maana mimi uphenda kucheza zaidi kuliko kutazama michezo.

Naam, unapotaka kujifurahisha wakati wa furaha ni pale na ambapo unaeza kukuwa na vitu na ambavyo vinakufurahisha wewe binafsi kama vile vinywaji ambavyo unavipenda au chakula na ambacho unakipenda au nyimbo na ambazo wewe huzipenda. Pale ndipo unaeza kujifurahisha wakati wafuraha au kuweza kuwa na mtu na ambaye unapenda mkiwa pale kwenye wakati wafuraha unaeza kujifurahisha nyinyi wenyewe kwa wenyewe.

Naam, mda mwingi wangu mimi hupenda kuchora, mimi huchora michoro na ambayo niya kuvutia vile vile mimi huchora watu, ngombe, au saa zingine huchora michoro ya magari mda wangu mwingi wa mapumziko au likizo mimi hutumia huo mda kuweza kuchora na kuweza kuuza hile michoro kwa bei nafuu Mimi mda wangu mwingi hutumia kwa kuchora.

Naamu, mimi napenda kukimbia. Kukimbia huwa kunanipa kufanya mazoezi mengi na kuweza kutengeneza afya yangu. Kukimbia huwa ni masoezi mazuri, unaeza ukakimbia kilomita kumi kwa siku au ukimbie kilomita tatu kila asubui ili kuweza kujenga afya yako na kujenga mwili wako kuweza kuponguza mafuta na kuweza kutengeneza afya yako iwe afya dhabiti.

Kitu nambacho hunifanya mimi nifurahie sana ni wakati nambapo timu yangu ya Manchester City imepata ushindi ama wakati timu yangu ya Manchester City inacheza mpira wavufutia, mpira watikitaka na kuweza kuhujumu timu nyingine Wakati huo mimi hunifurahisha sana na kuona timu yangu ikifanya vizuri Mimi hupenda timu yangu wakati inazoa matokeo bora wala sio matokeo duni.

Naam, wiki yangu ya kazi mimi huipanga kwa njia mbadala ilikuweza kupunguza kazi ziwe kazi chache na kuweza kupata muda mrefu wa mapumziko kwa sababu unapofanya kazi zaidi huwa inaleta uchovu mwilini na msongo wa mawazo Kwa hivyo mimi huipanga wiki yangu ya kazi vizuri ilikuweza kupanya kazi na kumaliza kazi kwa muda unaostahili na kupata muda mwingi wa mapumziko.

Wakati ninaopenda kuenda madukani ni wakati wa jioni ninapomaliza kazi ya siku hiyo kuenda madukani sipendelei tu kuenda kila wakati ila ni wakati wa jioni peke yake ninapomaliza shughuli zangu za siku Mimi hupenda kutembelea madukani ninaenda nanunua kitu ambacho nataka au kitu ambacho sina naenda nakinunua wakati ule.

Naam, ningependa kurudi ujana kwa sababu vitu nilivyovifanya ujanani mwangu vilikuwa vitu vizuri, vitu vya kukumbukwa na vitu vya kufurahisha Ningependa kurudi ujana wangu ili niieze kufanya vitu vingine zaidi, kuweza kujiimarisha na kuweza kukuza talanta zangu ili kuweza kufurahisha wanakijiji na vile vile talanta zangu ziezi kunipeleka mbali.

Naam nchi na ambayo ningeweza kuitembelea ni switzerland switzerland huwa na muonekano mzuri nchi hile huwa maridadi huwa na milima maporomoko mito yenye maji safi na muonekano mzuri switzerland ndiyonchi na ambayo ningeweza penda kuitembelea na ama ni eze kuishi kule na penda nchi ya switzerland sana kwa muonekano wake mzuri na kuwa ni nchi maridadi.

Naam, mimi huongeza uzalishaji wangu kwa kununua bidhaa tofauti tofauti kwa beii ya chini na kuweza kuziuza kwa beii na fuu au kwa beii ya juu Mimi hupata mazao pale hili kuweza kuongeza uzalishaji wangu na kuweza kujikimu kimaisha Mimi hupata pesa nzuri pale ninaponunua bidhaa kwa beii ya chini na kuziuza kwa beii ya juu.

Naamu, ninamazoe ya kuhifadhi vitu vya dhamani mahali na mbapo ninajua haviwezi vikaharibika ili Watoto wangu ama kizazi chetu kitaweza kuja kushuhudia vitu vile vya dhamani au vitu vile vya kitambo Nimeweza kuhifadhi vitu vingi vya dhamani na mbapo watu huja kuzitazama Zinamwonekano mzuri, zingine ni picha za kitambu, zingine ni vitu tofauti tofauti.

Naam, mchezaji ninayempenda mzuri ni Lionel Messi. Lionel Messi ndiye mchezaji ninayempenda zaidi na vilevile dunia mzima inampenda. Lionel Messi ni mchezaji aliyekamilika kwa viwango vyake, ni mchezaji aliyeshinda mataji mengi, ni mchezaji aliyeshinda vikombe vingi, ni mchezaji aliye na umaarufu wake na mchezaji mzuri. Lionel Messi ni mchezaji aliyekamilika kwa kila idara na kwa kila viwango, viwango vyake sidhani kuna mchezaji atakayevifikia.

Naam, mimi hupenda kucheza michezo ya video kama vile mpira. Kuna game ambazo sisi hucheza kama vile PLS na michezo mingine e-football na vitu vingine vya mpira. Mimi hupenda sana sana kucheza game video za mpira ili kuweza kujiburudisha na kuweza kuona michezo hiyo ikiwa michezo mizuri na michezo ya kufutia.

Naam, michezo na ambayo mimi hupenda kutazama ni michezo ya kadanda. Kadanda ndiyo michezo na ambayo mimi upenda kutazama kuona wachazaji wenye haiba kuona wachezaji wazuri wazuri wakieza kushindana kwa michezo hiyo kuona timu zikibeba mataji makubwa makubwa kuona timu zikiimarika kuona timu na smbazo ni nzuri na timu na ambazo ni za haiba ya juu timu na ambazo zina wachezaji wazuri.

Wakati mwingi mimi hukenda kula ndani ya nyumba kwa sababu kukulia nje kuna upepo mwingi chakula chaeza kupatwa na vumbi au majani ya mti huweza yanaeza yakadondoka ya kachanganyika na chakula Wakati mwingi mimi hupenda kulia ndani ya nyumba maanake pale ni pahali patulivu hakuna wasiwazi wowote.

Naamu mda wangu wabure mimi hutumia vizuri kwa kuweza kujiburudisha kusikiliza nyimbo au kufanya mazoezi Mimi hupenda kufanya mazoezi mda mwingi ili kuweza kuitengeneza afya yangu na kujenga mwili na vile vile mimi hupenda kufanya mazoezi mingi ili kupunguza mafuta mwilini mazoezi ni kitu kizuri mtu anapo kifanya.

Naam, mimi napenda kuogelea, haswa kupiga pizi kwenye mito au kwenye swimming pool Wakati wangu mwingi mimi hupenda kuogelea ili kuweza kujiongeza ujuzi na kuweza kujithabiti kwenye maji Mimi napenda kuogelea zaidi ili kuweza kupunguza joto jingi au kutoa jasho.

Naam, sipendelei kulea nywele ndefu kwa sababu nywele ndefu ina madhara yake. Kama vile, kunapokuwa kunanyesha nywele ile hile hushika maji na huwa mbichi kwa haraka na vile vile huhifadhi maji na unyevu unyevu. Nywele ndefu pia inaeza ikakusababishia mambo mengi kama vile kushika uchafu kwa haraka au kukuwa na vitu vingi mle ndani.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kuendesha baisikeli ili kuweza kuimarisha uendesha jiwangu wa baisikeli. Baisikeli ni kitu naambacho vile vile hufanya mtu kufanya mazoezi ya kuchochea na vile vile hupea mtu kuwa na mwili nambao si mzito zaidi. Hufanya mtu kufanya mazoezi ya kumaliza mafuta mingi kwenye mwili.

Nimeweza kusafiri mahali kwingi kuzuri, ila nina mahali pamoja niliweza kusafiri mahali pazuri na nipo naivasha Naivasha huwa ni mahali pazuri, mahali na ambapo pana mandhari nzuri, mahali pazuri pa kuweza kutembelea, kuweza kupumzika, kupunga unyunyu, kuweza kutuliza akili zako pale Naivasha ndipo pahali pazuri na ambapo nimewahi kusafiri na kupata utulivu wa akili.

Naam kuna aina nyingi za hekima unaeza kuwa una hekima ya kuwa na heshima wakati mwingine kuwa na hekima ya kuheshimu walio kuzidi umri maishani mwangu mimi ni meweza kujifunza hekima aina nyingi kuweza kuwa mtiifu kuweza kuwa mchapa kazi na vile vile kujitenga na mambo mengi ya dunia kama vile kuweza kujitenga na makundi nambayo ya na muonekano mbaya makundi nambayo ni mabaya.

Naam kuna sifa aina nyingi za viongozi wazuri kiongozi mzuri ni ule na ambaye anafanya kazi yake kwa ustarabu makini na vile vile kiongozi mzuri ni yule na ambaye anafanya kazi yake vizuri na kuhudumia wanainchi vizuri ili waeze kuchaguliwa kwa mhula mwingine Kiongozi mzuri huwa anafanya kazi yake kwa moyo mmoja kuongeza ma mafanikio kwenye nchi vile vile kuongeza maindeleo na kuweza kuinua nchi kuinua uchumi wa nchi.

Naamu, simu yangu mimi huitumia kwa kuwasiliana, kutuma ujumbe, kupiga, au wakati mwingine, simu yangu mimi huitumia, wakuweza ku search mambo mengi, kutumia Google ama mitandao mingine ya kijamii. Simu yangu mimi huitumia kwa njia nyingi, vile vile kutazama video, filamu, kuona mpira. Simu yangu huwa mimi naitumia kwa mambo mengi na mambo mingi mazuri.

Mimi hujenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu kwa kupitia mawasiliano au kuweza kuelimishana Unapokuwa na mazungumzo mazuri na ushirikiano mzuri Hapo ndipo mnajenga mahusiano mazuri, mahusiano ya unaweza kusaidiana kimaisha kuinua jamii, kuinua kazi yenyu, vile vile kuinua jina la kampuni Unapokuwa na mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzako huwa kampuni ile inavutia na kuwa na mwonekano mzuri na kuweza kupigiwa tabasamu.

Naam Mimi hupenda kununua vitu vyangu mtandaoni kuna maduka makubwa makubwa ya mtandaoni kama vile Jumia, jiji na Kilmall Mimi hupenda kununua vitu vyangu mitandaoni na kununua vitu vizuri vya hali ya juu na vitu nambavyo ni vya bei nafuu Jumia ni duka na mbalo husaidia wakenya wengi kuweza kuwapelekea vitu vyao wakiagiza vitu wanapelekea vitu kwa flea delivery Jumia ndilo duka na ambalo mimi nalipenda zaidi na napenda kuagiza vitu pale au kununua vitu pale mtandaoni.

Naam, mimi hupenda harufu na ambayo inanukia vizuri haswa harufu ya marashi. Mimi hupenda marashi na ambayo yananukia kwa mfuto harufu yake huwa yavutia vizuri. Kuna marashi mengine unaweza ukayanunua upate yananukia vibaya. Mengine huweza yaka kusababishia ukosefu wa hewa safi ushindwe kupumua. Bali mimi hupendelea marashi na ambayo yananuka vizuri hata utakapopitana na mtu unasikia mtu yule ananukia harufu ya kuvutia.

Lahasha. Sipendi kula popcorn. Popcorn ni kitu nambacho huliwa na watoto. Popcorn haina manufaa yo yote mwilini. Ni kitu tu hupewa watoto ili kuweza kubambika. Watoto hupenda kula popcorn tu kwa furaha bali si ati inawasaidia kwa vitamin au chochote. Popcorn ni kitu na ambacho hakisaidii mwili au hakiongezi chochote kwenye mwili.

Nguvu zangu kazini ni kama vile kuweza kutia bidii kuongeza kazi kwa kuifanya kazi yangu iwe kazi mzuri kazi iwe na umakinifu Mimi hufanya kazi yangu kwa nguvu zaidi ili iweze kupendeza na niweze kupata matokeo bora Napoifanya kazi yangu vizuri huwa inanipea matokeo mazuri na kunipa vile vile uzalishaji mzuri mimi hupenda kufanya kazi yangu kwa nguvu zaidi na hizo ndizo nguvu zangu za kufanya kazi.

Naam mimi hupenda kucheza ngoma haswa ngoma na ambazo ni za kitamaduni kama vile kucheza ngoma za msiki wato ni ya ama waimbaji wengine Mimi hupendelea kucheza zile ngoma ili kuweza kujiburudisha na kuburudisha wenzangu ngoma zile napozicheza mimi hupata pesa na vile vile uweza kuimarisha uimbaji wangu na uweza kuimarisha ngoma zangu.

Kuna aina mingi ya matunda ila tunda ninalolipenda ni tunda la embe. Embe ndilo tunda na ambalo huwa na ladha tamu Tunda hilo linapoiva huwa ni tunda nyororo na tunda lenye ladha nzuri Embe unaweza ukapata kuna embe dodo, embe mbuzi, embe bwaga na maembe aina ingine ila yote yanaladha tofauti.

Ninapohitaji msaada kazini mimi huweza kuwasiliana na wenzangu ili waeze kunisaidia iwapo ni kifedha ama kwa usaidizi wowote mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu ama kuwasiliana na bosi wangu ili aeze kunisaidia na kunipa msaada ninaohitaji ntakapofanikiwa mimi huweza kurudisha msaada yule na kuweza kumuongezea kama ni fedha ama pesa mimi huweza kuziongeza na faida juu.

Naam wakati wa tathmini za kazi mimi hupendelea sana kuwa na kazi na ambayo ni kazi nzuri kuweza kuwafunza wengine kuweza kufanya kazi zao vizuri na vile vile kuweza kuimarisha viwango vya kazi yetu ili ieze kupendeza tuweze kulinua jina la kampuni na kuweza kuuza sera zetu vizuri tathmini ya kazi ninayo ipenda au ninajihisi nayo vizuri ni wakati na ambapo kazi yetu inaimarika.

Naam wakati mwingi mimi hutoa michango kwa jamii na ambazo hazijiwezi ama mimi husaidia kutoa michango kwa watu na ambao hawajiwezi au kutoa michango kwa watoto na ambao ni mayatima Mimi hutoa michango mingi ili kuweza kusaidia watoto mayatima au watu wasiojiweza kwa njia mbadala ili waweze kujikimu kimaisha na wapate lishe bora wapate madawa ili kuweza kujikinga na magonjwa sugu.

Naam wakati mwingi mimi hupenda kusoma haswa vitabu za historia kama vile sayansi au historia vitabu vile huwa ama masomo yale huwa na mambo mingi ambayo ni mazuri ya kuweza kujifunza kuweza kufafanua na kuweza kujua dunia ya awali ilivyokuwa Haswa historia huwa na mambo mengi ya wanyama wakale kama vile dinosaurs na mambo mengine mengi.

Na'am wakati mwingi mimi huwasiliana na watu kwa kutumia simu. Simu ndicho kifaa nambacho hutumika kwa mawasiliano kwa haraka. Watu wengi hutumia simu kwa sababu si kila mtu anayemiliki kompyuta au si kila mtu anayemiliki mitandao ya kijamii. Watu wengine hutumia simu ndogo simu za kubonyesha.

Naamu mimi hupokea maoni kutoka kwa wingine kupitia mitandao ya kijamii kama vile whatsapp au mitandao mingine Whatsapp ndiyo mitandao nambao huwa raisi kwa kutuma maoni ama nyarafa zingine Whatsapp ndiyo kifana mbacho mtu hutumia kwa kutuma maoni au kupitia mtu Unapotuma maoni pale kijijini kama watu hawana simu za kutumia mitandao unaeza ukatumia mtu kuweza kupeleka maoni kufikisha maoni vijijini.

Naam watu wakitumia mazungumzo mafupi kubadili mwelekeo wa maisha yao au biashara au amani yao moyoni mtu kutoka sehemu moja ya dunia akielezea tatizo au kuweza kuelezea mambo yanayo wakumba mambo hayo yote huwa ni uzoevu wa kushangaza sana na hushangaza mtu kwa kuwa ni maono na ambayo ni maono kamili na maono ya kustaajebisha.

Naam, mimi hupendelea chakula chenye ladha na ambayo ni ladha ya kuvutia, kina muonekano mzuri, harufu nzuri, ladha nzuri, unapokula chakula kile unajihisi vizuri. Chakula chenye ladha nzuri ni kama vile nyama, mchele, chapati, pizza na vitu vingine vingi. Ila mchele hua na ladha tamu zaidi, ukipika mchele kwa nyama hua na ladha nyingine, ladha ya mvuto, harufu nzuri na ladha ya kupendwa na wengi.

Naamu, napenda kujifunza historia ili kuweza kujua mambo ya kale. Historia ni somo na ambalo huweza kusaidia mtu kuweza kufungua mawazo, kupanua mawazo, kujua mambo ya kale, kujua vitu vingi kama vile wanyama wa kale walio hituwa Dinosaurus. Historia ni somo na ambalo husaidia mtu kwenye maisha kwa kuweza kufafanua mambo makubwa makubwa.

Namu, tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nitakapofanikiwa au wakati nitakapopata kazi nzuri. Tukio hilo litakua muhimu zaidi kwenye maisha yangu. Mimi binafsi hupenda mafanikio na hupenda kuona watu wengine pia wakifanikiwa. Mimi napenda mafanikio saidi. Mimi hufanya kazi kwa bidhii ili niweze kufanikiwa.

Naam. Chakula ninachopenda kula jioni ni mchele. Mchele ndicho chakula na ambacho mimi hupenda kula wakati mwingi. Mchele huwa raisi kuandaa. Mchele ni chakula na ambacho ni chakula chipesi. Chakula na ambacho hakina mafuta mengi. Chakula na ambacho hakiwezi fanya ukapata mafuta mengi au kuongeza uzito kwenye mwili. Mchele ndicho chakula na ambacho mimi hutengeneza muda wa jioni ilikuweza kula ni lale.

Sera ya kampuni naiona muhimu ni pahali na ambapo sisi huwasiliana vizuri kuwa na mawasiliano mazuri kuweza kuinua kampuni jina la kampuni kuongeza manufaa kwenye kampuni vile vile kuinua kampuni yetu na iweze kufahamika kote nchini hata duniani Mimi huweza kufanya kazi yangu kwa bidii ili kuweza kuinua sera za kampuni.

Naamu mikutano na ambayo mimi hupenda ni mikutano yenye mafunzo, mikutano na ambayo inafunza watu kuwa na heshima, kufunza watu jinsi ya kufanya kazi kwa bidii mikutano nambayo ina muonekano mzuri, mikutano ya kujenga nchi, mikutano ya kujenga jamii, mikutano ya kuleta faida, mikutano ya kuweza kuinua uchumi Mimi hupenda mikutano na ambayo ni mikutano ya amani na mikutano na ambayo ni mzuri.

Naam ninapowmka mimi hujiandaa vizuri kutoka kuenda mazoezini mimi hukimbia kilomita kadhaa ilikuweza kuweza kutengeneza afya yangu Ninapomaliza mazoezi yangu ya asubuhi mimi hurudi kwenye nyumba na kuweza kutengeneza kahawa yangu na kuweza kujiandaa vizuri nitoke kuenda kazini asubuhi ndiyo mimi huamka mapema na kuweza kujipanga vizuri nieze kufanya mazoezi na vile vile nieze kuaanda kahawa yangu ili nieze kuwahi kazini mapema.

La, miwani huvaliwa na watu nambao wanashida za macho au mamuivu ya macho. Miwani hufaliwa na watu nambao wanamaumuivu ya macho au mwanga mkali huumiza macho yao. Mimi sinashida yote ya macho. Do, kwa sababu sivai miwani. Miwani sikitu cha kuvaliwa na kila mtu. Ila, watu wengine huvaa miwani tu wa urembo.

Kitu na ambacho hufanya mimi nicheke ni wakati napotazama video fupi fupi kama video za tiktok Tiktok huwa na video za vichikesho sana Wakati mwingine unapotazama filamu za vichikesho kama filamu za mcheza filamu aitwaye Jackie Chan Filamu zile ni lazima uweze kucheka kwa sababu ya vituko anavyo vifanya.

Naam, ushauri na ambao ngependa kumpa mtu mwingine ni awe mtu mwenye nidhamu, awe mtu mwenye heshima na adabu ili atakapopata kazi aweze kuifanya kazi yake vizuri na aweze kupendwa na watu. Mtu anapokuwa na heshima au adabu hupendwa na watu na vile vile anaweza akapata kazi kwa haraka. Kampuni nyingi hutafuta watu wenye adabu na watu wenye hufanya kazi zao kwa bidii.

Kazi yangu ni nayoifanya, mimi ni mkulima tajika, mimi ni mkulima wangombe, mimea na vitu vingine vingi Mimi hulima ngombe wamaziwa, ngombe wanyama, nguruwe, sungura, kuku na vitu vingine Kwa mimea mimi hulima ngano, mahindi, mchicha, wimbi, mihogo, maembe, machungwa na vitu vingine Kwa jamii yetu mimi ni mkulima tajika na ninajulikana kijijini na hata mjini.

Naam, kusubiri kwenye mustari huwa si vizuri. Wakati mwingi uneweza jipata unasubiri kwenye mustari ulio murefu zaidi. Wakati mwingine kuwe na joto jingi jua kali huumiza mtu na kuweza kufanya mtu aweze kuishiwa nguvu au kupatwa na maumivu ya kichwa wakati mwingine unapata uchovu kwa haraka. Kusubiri kwenye mustari si vizuri kadisa.

Naam, timu ya mchezo ninayofuata ni timu ya Manchester City. Manchester City ndiyo timu kubwa duniani. Timu ile mimi huipenda kwa mchezo wake mzuri na kuweza kuzihujumu timu pinzani. Manchester City ndiyo timu iliyokamilika duniani ikifuatiwa na Barcelona. Manchester City ndiyo timu yangu na ambayo ninayoipenda na kuipenda zaidi.

Naam kumbukumbu ya utotoni mwangu ni pale nilipokuwa mwanafunzi shule ya msingi niliweza kushiriki mashindano mengi na kuweza kutuzwa Tuzo la ajabu nilijiona mtu mwenye kipaji, mtu mwenye kazi zaidi nilikuwa nashiriki mashindano ya olimpiki nikaeza kuibuka mshindi na kuwa mwanafunzi bora wa mwaka.

Naam, napenda mziki wajadi. Mziki wajadi ni mziki na ambayo inaweza ikakutumbuiza vizuri. Kuna mmziki mingi kama vile mziki wa Samido na waimbaji wengine kama John Demetheo, Jose ga Tutura na watu wengine wengi. Miziki hiyo huweza kutumbuiza watu vizuri na kuweza kufurahia kwa pamoja. Mimi hupenda miziki ya jadi na vile vile huimba miziki ya jadi.

Naamu, mimi hulala mda wa masaa sita. Masaa sita ni masaa tosha kwangu. Masaa sita yamenitosha kuweza kujipumzisha, kumaliza usingizi, na kutua uchofu, na kuweza kutuliza akili. Mida huo muingine, mimi hufanya kazi kwa masaa manane na kupata masaa mengine ya kuweza kupumzika.

Naam, somo nililopenda zaidi ni somo la sayansi. Sayansi ndiyo somo na ambayo mimi huipenda hadi wa sasa. Nilipenda kuwa mwanasayansi ili kuweza kufanya utafiti mbali mbali, kuweza kufanya tafiti za kujua volcanoes, mifupa, na kuweza kujua kutengeneza vitu vingine kupitia sayansi au teknolojia.

Naam, kuna wana biashara wengi niwajuwao. Vile vile wanabiashara wengine ni wazuri zaidi kwa kupa watu kazi. Ila mwanabiashara mzuri ni ule na ambaye anausa bidhaa zake kwa bei nzuri, anaeza kupata faida, na vile vile anaeza kuadvertize biashara yake kupitia mitandao ili kuweza kujulikana duniani na hata inji za nje.

Naam, mimi hupenda kufuatilia mfereji wa Aljezera. Aljezera huwa ina manufaa mingi kama vile kuleta habari za kimataifa, habari zingine nzuri nzuri, kuleta vipindi vya mafunzo, kuleta vipindi vya wanyama na vitu vingine vingi. Aljezera husaidia watu kwa mafunzo na kuleta habari za kimataifa na za ulimu wengu wote.

Naam, Mimi hupenda kupika, mimi napenda kupika mchele au chapati, nyama, pizza na vitu vingine vile vile mimi hupika vitu kama vile keki, biskuiti na vitu zingine ila mchele ndiyo chakula na ambacho mimi hupenda kupika kwa wingi Kwa sababu ni rahisi kupika na hakina manufaa mengi na hakina kazi nyingi.

Dijiti ni mitandao kama vile Google au Microsoft. Mimi huweza kutumia Microsoft au Google kuweza kutafta kitu na ambacho na kitaka. Google husaidia mtu kuweza kusaach matukio au vitu unavyovitaka. Google ni kitu na ambacho husaidia mtu kwa umaarufu na kuweza kukupa maadili na kuweza kukupa kitu na ambacho unachokitafta.

Naam, mtaa wangu una mambo mingi ya kuvutia, kama vile mtaa wangu una museum Una mahali mandhari nzuri nzuri za kuweza kutembelea mabustani ya maua, swimming pool na mambo mingine mengi Museum hutumika kwa kuhifadhi vitu vya kale, kuhifadhi vitu na ambavyo ni vitu muhimu vitu vya dhamani watu wengi huja mtaani kwetu kuweza kutembelea museum iyo ili kuweza kuona vitu vya zamani.

La, sisafishi vifaa vyangu mara kwa mara. Mimi huvisafisha, iwapo tu ni vichafu au baada ya kuvitumia. Iwapo sijavitumia, mimi sivisafishi mara kwa mara. Vivaa unapaswa kuvisafisha wakati tu umeweza kuvitumia au vikiwa vichafu. Vifaa ni vitu ambavyo unapaswa kuvisafisha unapomaliza kazi.

Naam, napenda kwenda pwani, ili nieze kwenda kwenye beach, ninywe maji ya mnazi, niogelee kwa maji ya chumvi, vile vile niweze kubebwa kwa mtumbwi, nieze kujitumbuiza kwa raha pwani ni mahali na ambapo mtu huenda kutuliza fikra, kuweza kujiburudisha na kupata furaha na raha anayohitaji na kuweza kutuliza mawazo yake.

Mimi napenda sanaa nambayo inavutia kama vile kuwa na maunyesho mazuri au sanaa nambayo inamafunzo Sipindile itu kuweza kuhudhuria sanaa nambazo ni sanaa za ofyo sanaa nambazo hasina mafunzo Mimi hupenda kuenda kutazama sanaa nambayo ni mzuri Mimi hupenda sanaa nambayo ni ya mafunzo na inailimisha jamii na kuilimisha watu wa dogo waeze kuwa na majili mazuri.

Laa mimi siifai vipuli, vipuli huvaliwa na watoto wa kike au wanawake Vipuli ni vitu vya urembo huvaliwa puani, shingoni, mikononi, kiunoni, miguuni Hivyo ni vitu hutumika na wanawake au watoto wa kike Watoto wa kiume hawafai vipuli au wanaume hawavai vipuli.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda joto. Joto ni kitu na ambacho kinachokueka kwa afya nzuri. Kukiwa na baridi nyingi unaweza ukapata homa kali au uweze ukapata bakteria. Lakini kwa joto jingi hakuna ugonjwa wowote au maradhi yoyote yanaeza yakakupata. Kwa hivyo, wakati muda wangu mwingi mimi hupendelea joto zaidi kuliko baridi.

Naam, mimi hupenda chakula kitamu kama vile pizza au mchele chapati nyama Chakula kitamu huwa na latha nzuri, huvutia huwa na muonekano mzuri, huvutia kwa harufu yake na muonekano wake Chakula kitamu ndicho mimi hupenda zaidi kula wakati wangu wa mapumziko au chajio, vile vile kisuka au chakula cha mchana.

Naamu. Mimi hutumia simu kwa kununua vitu mitandaoni au kwa supermarket. Mimi huwagiza vitu kama vile orders na kwa kutumia simu na kulipa kwa kutumia simu. Simu ndio kifaa nambayo mimi hutumia zaidi. Simu hunisaidia sana kwa kulipa vitu na kuweza kuwagiza vitu mitandaoni au madukani.

Naam, mimi hupenda kula nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ndiyo nyama nyororo, nyama inayopendeza, nyama yenye mvuto, nyama laini na nyama tamu zaidi. Mbuzi hula majani ya miti aina nyingi na ndiyo sababu nyama hake huwa nyama tamu na nyama ya kupendeza. Mbuzi ndiye mnyama alie na nyama tamu zaidi.

Naam wakati mwingi mimi hupenda kusoma maoni mitandaoni kama vile maoni ya Facebook, YouTube na mahali kuingine. Mitandaoni ndipo utakapopata maoni mazuri, maoni na ambayo yanafaa, maoni ya mafunzo na maoni ya maendeleo. Mimi hupenda sana kuingia mitandaoni ili kusoma maoni.

Naamu, kitu na ambacho mimi hupenda kufanya na marafiki zangu ni kama vile kucheza mpira wa kadanda, voleboli, basketball na kueza kushindana ku kupiga mbizi. Marafiki zangu ni watu wazuri na ambao ni watu kwenye maisha watakuwa watu wa ku kupigiwa mfano. Mimi hupenda kujumuika na marafiki zangu ili tuweze kucheza pamoja na kufurahia pamoja.

Naam. Nimeweza kuona bahari. Bahari ya Indian Ocean. Hiyo ndiyo bahari kubwa zaidi upande wa East Africa. Afrika mashariki. Hiyo ndiyo bahari na ambayo ni bahari kubwa. Maji yake ni ya chumvi. Ukitaka kuona bahari ile, unaweza ukatembelea mji mkuu wa Mombasa. Mimi wakati wangu walikizo huweza kutembea Mombasa ile kujiagalilia bahari ile.

Naam, mimi hufanya marafiki wapya iwapo tu marafiki zangu wa zamani wameweza kujitenga nami na kujiunga na makundi na ambayo yasiofaa, makundi na ambayo yana tabia mbaya, makundi ambayo hayajui maendeleo ni kusema nini Mimi huwafanya marafiki wapya ili tuweze kujenga jamii na kuinua inji na kuweza kuongeza maendeleo, mimi hufanya marafiki wapya na ambao wana muonekano mzuri.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kununua vitu na ambavyo ninavihitaji kuanzisha kazi yangu au vitu na ambavyo vina hitajika kuanzisha kazi hile Mimi ninapoanza kazi hujipanga kwanza kabla ya kufikiria kuanzisha au kuinua kazi ile Mimi hutafuta vitu na ambavyo ni vya dhamani ili kuweza kuanzisha kazi yangu.

Naam, mwaka mpya mimi husherehekea kwa mbwembwe vivinyo na nderemo Wakati huo hua ni likizo ndefu, mimi hujiunga na familia yangu ili kuweza kusherehekea vizuri mwaka mpya ni siku nambayo tunaweza kuvuka mwaka, tunawacha mwaka mzee ili tunaanza mwaka mpya na mambo mapya Mimi hupenda sana kusherehekea mwaka mpya kwa sababu najua mwaka huo ninaoingia nitajituma zaidi na kuweza kutia bidii, kutia fora kwenye kazi zangu Mimi hupenda kusherehekea mwaka mpya na familia Najamii yangu.

Naam mara nyingi asubuhi mimi hupenda kutengeneza kahawa na kula mkate. Mkate ninao upenda zaidi ya asubuhi ni mkate wa King's Mill. King's Mill huwa ni mkate nyororo na mkate mtamu. Kuna aina nyingi ya mkate bali huwa mkate mingine ina ladha mbovu au mkate migumu. King's Mill ndiyo mkate mzuri wa kula asubuhi kwa kutumia kahawa.

Mimi hulinda faragha yangu kwa kueka neno siri au kutumia pin. Mimi huweza vile vile kueka kwa kutumia kidole. Ili huweza kuhifadhi jumbe zangu kuzieka ziwe salama. Mimi hutumia faragha kwa kutumia kueka vitu vyangu viwe salama na au kueza kueka mitandao yangu iwe salama.

Namu, kifacha teknolojia wambapo huwezi kuhishi pasipo ni simu. Simu ya mkononi ndiyo kifaa ambacho mtu hutumia wakati mwingi. Maisha ya kisasa huwezi kuhishi bila simu. Simu ndiyo kila kitu na hutumika kwa manufa mengi. Kwa kutuma ujumbe, arafa fupi fupi, au jumbe fupi, bile vile hutumika kwa kusearch, kutumia Google, au kutumia Microsoft. Simu ndiyo kitu nambayo hutumika saidi na ndiyo kitu huwezi kuiji pasipo simu ndiyo kila kitu kwenye maisha ya kisaza.

Mimi huamka mapema ili kujiandaa na kuweza kuenda mazoezini. Mimi hukimbia kilomita kadhaa kama kilomita tatu au saba kila asubuhi ili kuweza kujenga mwili wangu, kujenga afya yangu na kupunguza mafuta mengi. Kuamka kwangu asubuhi ili kujiandaa na kupata chai au kahawa ili niweze kuwahi kazi ni mapema, niweze kuifanya kazi yangu vizuri na niweze kumaliza kwa wakati ili niweze kupata mda wa mapumziko.

Naam, nimewahi fikiria kuanzisha biashara ila sikuwa na msimamo wa kuweza kuianzisha biashara yangu. Wakati mwingi mimi hupenda kufanya biashara zangu bali si kazi za kuandikwa. Mimi hupenda kujifanyia kazi yangu ili niweze kuifanya kwa makini na kuifanya kwa bidi zaidi ili iweze kuimarika na kutambulika.

Naam mimi huwa singoji barua pepe mimi hutumia kuwasiliana kwa simu kutuma ujumbe mfupi au warafa kupitia simu au mtandao wa whatsapp au facebook barua pepe hutumwa kwa kupitia letters au barua pepe hutumwa kwa kutumia mtu balisi kwa mtandao mimi hutumia mtandao kutuma message au kutuma ujumbe mfupi.

Naam mimi hujihizi vizuri wakati nimepitisha wazilisho au kupitisha Wazo nzuri au kueza kukupa watu, mazungumzo au kuzungumza kwa kutowa hutuba, au kuandika ripoti na kueza kuwapa watu ili waeze kuzifuata na waeze kufanya kazi kuwabidi.

Naam, mimi hushambulia tatizo kazini kwa kuweza kuwapa mawaidha na kuweza kuwaonyesha kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa umakini au kwa ustaarabu Unapomfokea mtu kazini huwa anajihisi vibaya na kuweza kuogopa ama kufanya kazi yako vibaya mtu wanapokosea au tatizo linapofanyika kwenye kazi yako unapaswa uweze kumuelimisha mtu huyo au kumpa mawaidha.

Naam, mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuweza kupitisha matokeo mazuri au kuweza kubadilisha matokeo na ambayo ni matokeo duni. Mimi huwaihimiza wafanyakazi wenzangu, waeze kuifanya kazi vizuri na kuweza kupata matokeo mazuri au kuinua jina la kampuni. Kampuni yetu huwa inaaminika na ku kuaminiwa na watu wengi.

Naam, mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kuwapa mawaitha kuwauliza maswali au saa zingine kwa mazungumzo. Iwapo ni timu ya mpira au timu ya kazi. Timu ya mpira mimi huwaimiza tuweze kufanya mazoezi kwa wingi. Na tuweze kuimarisha vyongo vyetu vya uchezaji. Ikiwa ni timu ya kazi. Mimi huwaimiza, waweze kufanya kazi kwa bidii na kwa umakinifu kwa ustarabu ili kazi yao iweze kupendeza. Na tuweze kuongezewa mishahara.